Marafiki ni sehemu muhimu ya maisha yetu kwa sababu hutupa furaha, msaada, na hisia ya kuwa sehemu ya jamii. Kwanza kabisa napenda kutumia muda na marafiki zangu kwa kuzungumza na kushirikiana mawazo. Mazungumzo hutusaidia kufahamiana zaidi, kushirikiana matatizo yetu, na hata kucheka pamoja. Wakati mwingine, wakati mwingine kukaa tu na marafiki bila kufanya jambo kubwa, kuna tosha kuleta furaha na utulivu wa akili. Pili, napenda kufanya shughuli za burudani na marafiki zangu. Hizi zinaweza kuwa michezo kama mpira wa miguu, mpira wa vikapu, au hata michezo ya mezani kama draft au karata. Michezo hutufundisha ushirikiano, uvumilivu na mshikamano. Pia, hutusaidia kuimarisha afya ya mwili na kuondoa msongo wa mawazo. Napenda kusafiri au kutembelea maeneo mbalimbali na marafiki zangu. Safari na marafiki zangu huwa na kumbukumbu zuri sana. Kwa sababu tunashirikiana uzoefu mpya, tunajifunza mambo mapya na tunajenga uhusiano wakudumu. Iwe ni kutembelea sehemu za asili, fukwe au maeneo ya kihistoria. Safari huimarisha urafiki. Pia napenda kushirikiana na marafiki katika shughuli za kujifunza au kufanya kazi pamoja. Tunaweza kusoma pamoja, kusaidiana katika masomo au miradi na kubadilishana maarifa. Hii hutusaidia kukua kielimu na kiakili. Na pia huonyesha kuwa urafiki siyo tu kwa ajili ya burudani bali pia maendeleo. Zaidi ya hayo, napenda kufanya shughuli za kijamii na marafiki zangu. Kama kusaidia jamii, kushiriki katika shughuli za kujitolea au kusaidia watu wenye mahititaji. Kufanya mambo mema pamoja huimarisha uhusiano na utufundisha dhamani ya kushirikiana kwa ajili ya wengine. Hivyo basi napenda kufanya mambo mengi na marafiki zangu kucheka, kujifunza, kucheza, kusafiri na kusaidiana. Marafiki hufanya maisha yawe na ladha zaidi. Kilicho muhimu ni kuthaminiana, kuheshimiana na kutumia muda pamoja kwa njia chanya.

Mawasiliano bora ni msingi wa mafanikio katika kazi yoyote Iwe ni ofisini, shuleni, au katika biashara Kwanza kabisa, kipaumbele cha kwanza katika mawasiliano kazini ni uwazi na kuelewa mawasiliano yanapaswa kuwa wazi, rahisi, rahisi kueleweka na ya sio na utata na ya sio na utata. Mfanyikazi anapopokea maelekezo anatakiwa kuyaelewa kikamilifu ili kutekeleza kazi kwa usahihi. Mawasiliano ya sio wazi husababisha makosa, migogano na kupoteza muda. Heshima ni kipaubele kikubwa katika mawasiliano kazini. Kila mtu kazini ana nafasi na jukumu lake na mawasiliano yana paswa kuzingatia heshima bila kujali cheo au uzoefu kutumia lugha zuri kusikiliza wengine na kuepuka maneno ya kuumiza hujenga mazingira mazuri ya kazi na kuimarisha kushirikiana Tatu, kusikiliza kwa makini ni sehemu muhimu sana ya mawasiliano mawasiliano sio kuzungumuza tu Bali pia ni kusikiliza mfanyakazi au kiongozi anapo msikiliza mwenzake kwa makini anaonyesha kudhamini mawazo yake. Hii huongeza uaminifu, hupunguza migogoro na huwezesha kupata suluhisho bora za matatizo. Mawasiliano kwa wakati sahihi ni kipaumbele kingine muhimu. Taarifa inapochelewa inaweza kusababisha mkanganyiko au kushindwa kutekeleza kazi kwa wakati. Kutoa taarifa mapema, kutoa murejesho kwa wakati na kujibu ujumbe kwa haraka kuna saidia kazi kusonga mbele kwa ufanisi. Pia, uaminifu na ukweli ni guzo muhimu katika mawasiliano kazini. Kuwasiliana kwa ukweli hujenga imani, kati ya wafanyikazi na viongozi. Kukosa uaminifu kunaweza kuvunja mahusiano na kuadhiri utendaji watimu nzima Zaidi ya hayo, katika dunia ya sasa uchaguzi wa njia sahihi ya mawasiliano ni muhimu Wakati mwingine barua pepe inafaa Wakati mwingine mkutano wa ana kwa ana au mawasiliano ya simu ni bora zaidi kujua ni ipi itumike katika hali fulani huongeza ufanisi wa mawasiliano. Hivyo basi kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni kuhakikisha kuna uwazi, heshima, usikilizaji mzuri, mawasiliano kwa wakati na uaminifu. Mawasiliano bora hujenga mazingira mazuri ya kazi, huongeza tija na huchangia mafanikio ya pamoja.

Usimamizi mzuri wa muda ni nguzo ya mafanikio kazini Kwani huongeza tija, hupunguza msongo wa mawazo na huboresha ubora wa kazi Kwanza kabisa ninashugulikia muda kazini kwa kupanga kazi zangu mapema Kila siku au kila wiki huanza kwa kutengeneza orodha ya kazi zinazopaswa kufanya kulingana na vipaumbele kazi muhimu na zenye muda maalumu wa mwisho hupewa nafasi ya kwanza. Mpango huu hunisaidia kujua nini cha kufanya na lini. Badala ya kufanya kazi kwa kubahatisha, ninahakikisha natumia muda kwa ufanisi kwa kuepuka vitu vinavyo poteza muda. Hii inaweza kuwa matumizi yasio ya lazima ya simu. Mazungumzo marefu yasiyo na tija au kukosa umakini kazini. Kwa kueka mipaka na nidhamu binafsi, ninaweza kukamilisha kazi nyingi kwa muda mfupi na kwa ubora mzuri. Ninathamini kueka muda maalumu kwa kila kazi. Badala ya kufanya kazi nyingi kwa wakati mmoja, ninajitahidi kuzigatia kazi moja hadi ni ikamilishe. Au nifike hatua nzuri. Jai husaidia kupunguza makosa na kuongeza umakini. Pia hunisaidia kupima muda unaohitajika kwa kila jukumu. Hii inaweza kuwa matumizi yasio ya lazima ya simu. Kufanya kazi bila kupumzika unaweza kuchosha akili na mwili. Mapumziko mafupi hunipa nafasi ya kurejesha nguvu na kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi zaidi Hii inasaidia kudumisha usawa kati ya kazi na afya Pia ninahakikisha nawasiliana vizuri na wenzangu kuhusu muda wa na majukumu mawasiliano mazuri hunisaidia kuepuka kuchelewa kwa sababu ya kutoelewana Ikiwa kuna changamoto au mabadiliko ya muda ni muhimu kuyawasilisha mapema ili kupata suluhisho kwa pamoja. Zaidi ya hayo ni najitadhimini mara kwa mara. Mwisho wa siku au wiki. Huangalia ni kazi zipi nimekamilisha. Zipi zimechelewa na sababu zake. Tadhmini hii hunisaidia kuboresha mbinu za usimamizi wa muda wa siku zijazo. Hivyo basi, nashugulikia muda kazini kwa kupanga, kueka vipa umbele, kutumia muda kwa ufanisi, kupumzika, inapo itajika, na kujitathmini mara kwa mara. Usimamizi mzuri wa muda, siyo tu siri ya mafanikio kazini, mbali pia ni njia ya kuishi maisha yenye mpango, mpangilio na utulivu.

Katika dunia ya leo, teknolojia imekua sehemu muhimu sana ya maisha yetu ya kila siku. Kiasi kwamba, mara nyingi hatuitambui hadi tunapojaribu kuiacha. Kwanza kabisa, teknolojia hutusaidia katika mawasiliano, simu za mkononi, kompyuta na mitandao ya kijamii hutuwezesha kuwasiliana na familia, marafiki na wafanyikazi wenzetu kwa haraka. Kuishi siku moja bila teknolojia kuna maanisha kukosa ujumbe wa haraka simu au taarifa za papo kwa hapo. Hili linaweza kuwa changamoto hasa kwa watu wanaotegemea teknolojia kwa kazi au masomo. Ili teknolojia huturahisishia kazi na shughuli za kila siku Tunatumia teknolojia kuandaa nyaraka, kufanya malipo, kusoma, kufanya utafiti, na hata kupanga ratiba bila teknolojia mambo mengi yangelazimika kufanya kwa mkono Jambo ambalo lingeongeza muda na juhudi. Hii inaonyesha jinsi teknolojia ilivyochangia ufanisi katika maisha yetu Hata hivyo, kuishi siku moja bila teknolojia kunaweza kuwa na faida pia bila simu au kompyuta mtu anaweza kupata muda wa kujitambua kufikiria kwa kina na kuzungumza ana kwa ana na watu waliomzunguka Tunaweza kusoma vitabu vya kawaida kufanya mazoezi au kufurahia mazingira ya asili bila usumbufu wa screen Hii huimarisha mahusiano na hupunguza msongo wa mawazo Zaidi ya hayo, kuishi bila teknolojia kwa muda mfupi hutufundisha kudhamini mambo madogo ya maisha Tunajifunza kuwa si kila mtu, si kila kitu kinahitaji mtandao au umeme Tunaweza kupanga muda wetu vizuri, kutumia ubunifu na kutatua matatizo kwa njia rahisi Hali hii hutukumbusha jinsi watu wa zamani walivyoishi na kufanikiwa bila teknolojia ya kisasa Hata hivyo, si rahisi kabisa kuishi bila teknolojia. As, teknolojia imeunganishwa kwa na karibu kila sekta, afya, elimu, usafiri na biashara. Kwa hivyo, kuiacha kabisa hata kwa siku moja kunahitaji maandalizi na nidhamu. Naamini kwamba inawezekana kuishi siku moja bila teknolojia, lakini si rahisi. Changamoto zake ni nyingi, lakini faida zake pia zipo. Jaribio hili linaweza kutusaidia kupunguza utengemezi mkubwa wa teknolojia na kujifunza kusimamia vizuri badala ya kuiruhusu itutawale.

Jioni ni mda wa mpito kati ya shughuli za mchana na mapumziko ya usiku. Hivyo ni wakati mzuri wa kupanga, kutafakari na kujiandaa kwa siku inayofuata. Kwanza kabisa, jioni yangu huwaza kwa kupumzika kidogo baada ya masomo au kazi. Baada ya siku ndefu ya shughuli, napenda kuchukua mda mfupi wa kupumua na kutuliza akili. Hii inaweza kuwa kwa kukaa kimia kusikiliza mziki wa utulifu au kufanya matembezi mafupi. Mapumziko haya hunisaidia kuondoa uchofu wa siku zima. Baada ya hapo napenda kushughulikia maitaji ya nyumbani. Hii hinaweza kuwa kusaidia kazi za nyumbani kupanga mazingira au kuandaa chakula cha jioni. Ushiriki, shughuli hizi unifanya, nijisikie kuwa na uwajibikaji na pia kuchangia mushikamano na watu wanawishinaa. Kisha, utenga mda kwa chakula cha jioni napenda kula kwa utulifu bila haraka. Ikiwezekana, nikiwa na familia au marafiki. Wakati huu hutumika kuzungumza, kuhusu siku ilivyokuwa, kushirikiana mawazo na kujenga mausiano. Chakula chapamoja huleta ukari ukaribu na amani. Baada ya kula napenda kutumia mda kwa kujifunza hau kuboresha. Hii inaweza kuwa kusoma vitabu, kupitia, masomo, kuandika, au kutanzama vipindi vya kielimu. Jioni mda mzuri wakujieleza kwa sababu hakuna presha kubwa kama ya mchana. Pia, utenga mda mfupi kwa burudani inaweza kuwa kutanzama vilamu, kuzungumza na marafiki, au kusikiliza muziki. Burudani hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kujiandaa kisaikolojia kwa usingili. Mwisho kabisa, jioni yangu huisha kwa kujitathmini na kupanga siku inayofuata. Wangalia mambo nilio fanikisha, inayoitaji kuboresha na kuandika mpango wa kesho. Kisha hujiandaa kulala mapema ili kupata usingizi wa kutosha. Utaratibu wangu wa jioni unisaidia kudumisha usawa, kati ya kazi, mapumziko na maendeleo binafsi. Kuwa na utaratibu mzuri wajioni unifanya niaze siku inayofuata nikiwa na nguvu na mwelekeo mzuri.

Maandalizi mazuri ndiyo msingi wa mkutano wenye mafanikio. Bila maandalizi, mkutano unaweza kupoteza muda na kukosa malengo ya liyo kusudiwa. Kwanza kabisa, ninaanza kwa kuelewa lengo la mkutano. Ujiuliza maswali kama mkutano huu unahusu nini? Unalenga kufikia nini? Na ninatarajiwa kuchangia nini? Kuelewa lengo unisaidia kujua nitajiandaa vipi na mambo gani ya kuzigatia zaidi. Napitia agenda ya mkutano hiwaiki wa hipo agenda unisaidia kujua mada zitaka zojadiliwa na mpangilio wa mkutano. Kama sina agenda ujaribu kupata taarifa mapema ili nijue nitakacho kutana nacho. Hii unisaidia kupanga mawazo yangu kwa mpangilio mzuri. Tatu pia na kusanya na kupitia taarifa muhimu. Hii inaweza kuwa nyaraka, ripoti, takwimu na kumbukumbu za mikutano iliopita. Kupitia taarifa hizi unipa kuelewa mpana wa mada na kunifanya ni jiamini zaidi wakati wa kuchagia oja au kujibu maswali. Pia na anda hoja na mapendekezo yangu. Kuandika kwa kifupi, mambo muhimu ni nayotaka kusema au kuuliza. Hii hunisaidia kuwepuka kusahau hoja muhimu na kuwasiliana kwa uwazi wakati wa mkutano. Pia na jiandaa kisaikolojia na kimwili. Ninahakikisha na fika kwa wakati, nimefaa kwa heshma kuligana na mazigira ya mkutano. Na nina mutanzamo chania ikiwa mkutano ni wa mtandaoni Pia huakikisha vifaa kama kompyuta, interneti na sauti vinafanya kazi vizuri Zaidi ya hayo na eshimu mda wa mkutano na jipanga hili niwe hili nisiwe na usumbufu wakati wa mkutano kama shuguli zisizo za lazima pia unisaidia kuzingatia kikamilifu majadiliana Kwa kumalizia mimi na jiandaa komputano na kujiandaa vilivyo kuna usisha kuelewa lengo, kupitia agenda, kukusanya taarifa, kuandaa aoja na kujipanga vizuri kisa ekolojia na kimwili maandalizi mazuri uongeza ufanisi wa mkutano na uchangia maamuzi bora.

Munda wa bure ni sahemu muhimu sana ya maisha yetu kwa sababu hutusaidia kupumzika, kujifunza na kujijenga kisaekolojia na kimwili. Kwanza kabisa ni mimi utumia muda wangu wabure kwa kupumzika na kutuliza akili. Baada ya majukumu ya kazi au masomo, napenda kuchukua mda wa kukaa kimia, kusikiliza mziki na utukua utulifu, au kutembea kwa utaratibu. Kupumzika hunisaidia kurejesha nguvu na kuondua msongu wa mawazo. Pili, napenda kutumia mda wangu wa bure kwa kujifunza na kujiboresha. Hii inaweza kuwa kusoma vitabu, kupitia masomo au kujifunza ujuzi mpya kama lugha matumizi ya teknolojia au kazi za mikona. Kujiendeleza binafsi unifanya nitumie mda wangu wabure kwa manufaa ya mda murefu. Tatu, mimi pia utumia mda wangu wabure kwa kushirikiana na familia na marafiki. Mazungumzo kucheka pamoja au kufanya shughuli dogo kama kutazama filamu kuimarisha mahusiano. Pia hunipafuraha. Urafiki na familia ni nguzo muhimu ya maisha yenye usawa. Pia napenda kutumia mda wangu wabure kwa shuguli za kimwili na burudani. Izo zinaweza kuwa kufanya mazoezi kucheza michezo au kutazama michezo ninayoipenda. Shughuli hizi husaidia afya ya mwili na pia huleta furaha zaidi ya hayo wakatu mingine hutumia mda wangu wabure kwa kutafakari na kupanga maisha. Ujiuliza maswali kuhusu malengo yangu mafanikio niliopata na mambo ni nayotaka kuboresha. Tafakari hunisaidia kuwa na mwelekeo mzuri wa maisha. Kwa kumalizia, ninatumia mda wangu wa bure kwa kupomzika, kujifunza, kushirikiana na wengine, kufanya mazoezi na kutafakari. Kutumia mda wabure kwa njia chanya hunifanya niwe na afya njema, furaha na utayari wa kukambiliana na majukumu ya kila siku. Hivyo basi, lazima mtu watumia muda wake wabure, vizuri hili iweze kuwa na manufaa zaidi katika maisha yake.

Katika zama hizi za teknolojia, mtandao umekua chanzo kuu cha habari na watu wengi hutengemea simu au kompyuta kupata taarifa za kila siku. Kwanza kabisa, nasoma habari mtandaoni kupitia tuvuti rasmi za vyombo vya habari. Tuvuti hizi mara nyingi hutoa habari zilizo andaliwa kitaalamu na waandishi wenye uzoefu habari kutoka vianzo hivi huwa na uaminifu zaidi kwa sababu hupitia hatua za huwakiki kabla ya kuchapishwa. Hii hunisaidia kupata taarifa sahihi kuhusu matukio ya kitaifa na kimataifa. Pili, utumia programu za habari kwenye simu. Programu hizi hunirahisishia kupata habari kwa haraka popote nilipo. Kupitia programu ninaweza kuchangua aina ya habari nina zopenda kama siyasa, uchumi, michezo au burudani. Pia hupokea tasrifa mpya mara tu zinapotokea. Jambo linalo nifanya niwe na habari za hifi karibuni, na soma habari kupitia mtandao ya kijamii kama file kurasa razmi za fyombo vya habari au watu au handishi wa habari. Mitandao ya kijamii hufanya habari zisabae kwa haraka sana. Hata hivyo, kuwa makini sana kwa sababu, si kila habari mtandaoni ni ya ukweli. Ndiyo maana hujaribu kudhibitisha abari kabla ya kuziamini au kuzisabaza. Pia napenda kusoma habari kupitia blogu na makala ya uchambuzi. Hapa napata maelezo ya kina, ya kina zaidi kuhusu mada fulani. Makala hizi hunisaidia kuelewa siyo tu kilichotokea, bali pia sababu na hadhari za tukio husika. Zaidi ya hayo hutumia mda kusoma habari za kielimu na maarifa za ya jumla. Hii inaweza kuwa kuhusu, sayansi, afya, teknolojia na maendeleo binafsi. Aina hii ya habari hunisaidia kupanua uelewa wangu na kubaki nikiwa na jifunza kila siku. Hivyo basi nasoma habari mtandaoni kupitia tofuti rasmi za habari, programu zam za simu, mtandao ya kijamii na makala za uchambuzi. Hivyo basi jambo la muhimu zaidi sio tu kusoma habari, bali kuchagua vyanzo vya kuaminika na kuwa msomaji makini. Katika ndunia iliojaa taarifa nyingi, ekima ni kuchunja habari ili kupata ukweli.

Katika dunia ya leo, ununuzi mtandaoni umeongezeka sana kutokana na maendeleo ya teknolojia na upatikanaji wa intaneti. Kwanza kabisa napenda kununua vitu mtandaoni kwasababu kunanirahisishia maisha. Ununuzi mtandaoni huniruhusu kununua bidhaa bila kuenda sokoni au dukani. Nikiwa nyumbani au kazini, ninaweza kuangalia bidhaa mbalimbali. Kulinganisha bei na kuchagua ninachohitaji Hii huokoa muda na nguvu Ununuzi mtandaoni hunipa uchaguzi mpana wa bidhaa mtandaoni kuna bidhaa nyingi kutoka kwa wauzaji tofauti Hii hunisaidia kupata kile ninachotaka kwa urahisi Hata kama haikipati katika maduka ya karibu Pia hunipa fursa ya kupata bidhaa za kisasa au za kipekee Hata hivyo, ununuzi mtandaoni una changamoto zake. Moja ya changamoto ni hatari ya kupata bidhaa isiolingana na maelezo. Wakati mwingine picha mtandaoni zinaweza kuonekana zuri kuliko bidhaa halisi. Pia, kuna hatari ya udanganyifu. Ikiwa mtu hatakuwa makini kuchagua wauzaji wa kuaminika. Pia, suala la usalama wa malipo ni muhimu sana. Wakati wa kununua mtandaoni ni lazima kuhakikisha kuwa njia za malipo ni salama ili kuepuka wizi wa taarifa binafsi. Ndiyo maana ninapendelea kutumia majukwaa yanayoaminika na kusoma maoni ya wateja wengine kabla ya kununua. Licha ya changamoto hizo, ununuzi mtandaoni unafaida kubwa kama urahisi, kasi na upatikanaji wa taarifa. Ununuzi huu pia unasaidia biashara ndogo kufikia wateja wengi zaidi kupitia mtandao. Pia napenda kununua vitu mtandaoni lakini kwa uangalifu. Ununuzi mtandaoni ni sehemu ya maisha ya kisasa na ukiutumia kwa busara. Unaweza kuleta manufaa makubwa na kuboresha maisha yetu ya kila siku. Ndiyo maana tunasema, iwapo unanunua vitu mtandaoni, pia angalia ununue mahali ambapo unaamini, mahali ambapo kuna usalama. Usije ukanunua, ukatapeliwa na pesa yako kupoteza pesa yako yenye umetafuta kwa bidii.

Kupiga kura ni haki na wajibu wa msingi wa kila rahia katika jamii ya kidemokrasia. Ingawa wengine uliona kama jambo na kawaida. Kupiga kura ina mchango mkubwa katika mwelekeo wa taifa ya na maisha ya wanainji. Kwanza kabisa kupiga kura ni njia ya kutuoa sauti ya wanainji. Kupitia kura wanainchi upata nafasi ya kuchagua viongozi. Wanaowaamini kuwa watawatumikia kwa uaminifu na uwajibikaji Nijia ya amani ya kushiriki katika maamuzi ya kisiyasa bila kutumia nguvu au vurugu kura ni sauti ya mtu mmoja mmoja Inayoungana na sauti za wengi uleta mabadiliko kupiga kura ni ishara ya uwajibikaji wa kirahia Rahia anayepiga kura anaonyesha kuwa anajali mustakabali wa inchi yake. Demokrasia haiwezi kufanya kazi vizuri ikiwa wanainchi hawashiriki. Wakati wetu, wakati watu wengi hawapigi kura mamuzi ufanywa na wachache jambo ambalo linaweza kuathiri maslahi ya wengi. Tatu pia kupiga kura hutoa fursa ya kuleta mabadiliko. Kama wanainchi hawaridhishwi na uongozi uliopo, kura wapa uwezo wa kubadilisha viongozi au sera kupitia sanduku la kura. Ni njia halali na ya kikatiba ya kuonyesha rithaa au kutoridhika. Hii inasaidia kuimarisha uwajibikaji na viongozi kwa wanainchi. Hata hivyo ni muimu kutambua kwamba kupiga kura kunahitaji ufahamu na uamuzi wa busara. Sio tu kupiga kura kwa mazoea au kwa kushawishiwa. Mbali ni kuchagua kwa kuzigatia sera, maadili na uwezo wa mgombea. Raia anapaswa kujielimisha, kusoma taarifa na kuelewa anachokipigia kura. Kuna changamoto zinazofanya baadhi ya watu wasipigie kura. Baadhi hudhani kura yao haina maana. Wengine ukata tamaa kutokana na ahadhi zizizo tekelezwa. Na wengine hukosa taarifa sahihi changamoto hizi zinaonyesha umuhimu wa elimu ya uraia ili kuwahamasisha wanaiji kushiriki kikamilifu katika mchakato wa kidemokrasia Zaidi ya hayo kupiga kura kuna changia amani na utulivu wa inchi inchi zenye mifumo imara ya uchanguzi utatua tofauti zao kupitia kura badala ya mgogoro Hii inaonyesha kuwa sura kura siyo tu changuo Bali ni nyezo ya kudumisha mushikamano wa taifa Hivyo basi ningependa kusema kupiga kura ni jambo muhimu sana ni haki, wajibu na fursa ya kushiriki katika ujienzi wa taifa Kila kura inadhamani na kila raia ana nafasi ya kuchangia mwelekeo wa inchi yake Tukitumia haki ii kwa busara na uwajibikaji Tunaweza kujenga jamii yenye haki, wazi na maendeleo.

Katika zama hizi za teknolojia, karibu kila mmoja wetu hutumia interneti kwa mawasiliano, biashara, masomo, na burudani. Hata hivyo, pamoja na faida hizo, kuna changamoto kubwa ya kulinda faraga binafsi. Kwanza kabisa, na linda faraga yangu mtandaoni kwa kuwa makini na tarifa ni nazo shiriki. Sishiriki tarifa nyeti kama namba za siri, tarifa za benki, anuani ya nyumbani au tarifa binafsi bila sababi ya msingi. Ninakumbuka kwamba chochote ni nachowekwa mtandaoni kinaweza kubaki huko kwa mda mrefu au kufikiwa na watu wasio kusudiwa. Pili natumia nywila ama paswedi imara na tofahuti kwa akaunti zangu mbali mbali. Nywila zangu huwa na mchanganyiko na herufi kubwa, kwa herufi kubwa na ndogo, namba, na alama maalumu. Pia huepuka kutumia nywila moja kwa akaunti zote kwa sababu ikiwa akaunti moja itadukuliwa, zingine pia zita kuwa hatarini. Tatu, na linda faraga yangu ya kutumia uthibitisho wa hatua mbili pale inapoweze kana. Njia hii huniongezea usalama. Kwa sababu ata mtu akipata nyuila yangu, bado ata hitaji uthibitisho wa ziada kama ujumbe wa simu au programu malumi. Hii upunguza uwezekano wa akaunti kudukuliwa. Ne pia hua makini na viungo na barua pepe zinazofungua ni na zofungua. Si kila ujumbe unaonekana rasmi na wakweli. Baadhi ni ulagai unaolenga kuiba tarifa binafsi. Kabla ya kubofia kiungo au kupakua faili, uhakikishe chango, chanzo chake ni salama na cha kuaminika. Nalinda faraga yangu kwa kuthibiti mipagilio ya faraga kwenye mitandao ya kijami. Kuchagua ni nani anaweza kuona tarifa zangu, picha, au machepisho yangu, sipendi kuweka maisha yangu kwa uwazi, wa mtu mtandaoni, faraga hunipa usalama na amani ya akili. Zaidi ya hayo, huwakikisha na nasasishe programu na vifa vyangu kwa mara kwa mara. Sasisho mara nyingi huja na marekebisho ya kiusalama yanayo zima mianya ambayo wadukuzi wanaweza kutumia. Kutotumia programu zilizopitwa na wakati, ni njia mojawapo ya kujilinda. Kulinda faraja faraga mtadaoni ni jukumu la kila mmoja wetu internet ni chombo kizuri sana Lakini kinahitaji busara katika matumizi Kwa kuwa makini na tarifa tunazo shiriki kutumia nywila imara kuthibitisha vianzo na kuthibiti mipangilio ya faraja Tunaweza kutumia teknolojia kwa usalama zaidi.

Michezo ya olimpiki ni tukio kubwa. Duniani linalawaunganisha watu kwa mataifa mbalimbali kupitia michezo, amani na ushindani wa haki. Kwanza kabisa ningependa kushiriki. Ni mchezo ninaopenda zaidi. Mchezo ninaoupenda sana katika olimpiki ni mbio za riadha. Hasa mbio hasa mbio za mita mia moja na mbio za masafa marefu, ya kati na marefu. Riadha ni moja wapo ya michezo ya zamani kabisa katika olimpiki. Na mara nyingi huitwa moyo wa michezo ya olimpiki. Napenda riadha kwa sababu ni mchezo unaohitaji nidhamu, bidii na maandalizi ya hali ya juu mshindi hutegemea uwezo wake binafsi, juhudi zake na mazoezi ya muda mrefu. Pia riadha ni mchezo unaoeleweka kwa urahisi. Kila mtu anaweza kuona nani ameshinda bila utata. Hili hunifanya niupende zaidi. Tatu, nakumbuka mchezo wa olimpiki niliofurahia sana kutazama. Zilikuwa ni mbio za riadha katika moja ya michezo ya olimpiki. Ambapo wanariadha kutoka nchi mbalimbali, walishindana kwa ushindano mkubwa sana. Ilikuwa ya kusisimua kuona jinsi wanavyopambana hadi mstari wa mwisho. Kila mmoja akitoa nguvu zake zote kwa ajili ya taifa lake. Tukio hili, liliniacha na kumbukumbu isiyofutika. Pia, mbio kuruka na kurusha huonyesha uwezo wa juu wa mwili wa binadamu. Napenda kuona jinsi wanariadha wanavyoheshimiana baada ya mashindano bila kujali nani ameshinda au ameshindwa. Hii inaonyesha roho ya kweli ya olimpiki. Nahisi wakati wa michezo ya olimpiki, mimi huisi furaha, msisimuko na fahari. Huwa najisikia kama sehemu ya dunia nzima, nikishuhudia watu wakishindana kwa amani, pia hunipa motisha ya kufanya bidii katika maisha yangu mwenyewe. Kwa sababu naona jinsi juhudi na uvumilivu vinafyoweza kuleta mafanikio makubwa. Nikimalizia mchezo wangu ninaoupenda katika olimpiki ni riadha kwa sababu ya ushindani wake wa haki, uwazi na msisimuko wake. Michezo ya olimpiki kwa jumla hutufundisha umoja, bidii na kuheshimiana. Ni tukio linalotukumbusha kuwa licha ya tofauti zetu. Tunaweza kuungana kupitia michezo.

Mazoezi ya mwili ni muhimu sana kwa afya ya mwili na akili. Na muda tunaochagua kufanya mazoezi, hutegemea ratiba na upendeleo wa mtu binafsi. Kwanza kabisa, mimi hupendelea kufanya mazoezi asubuhi. Asubuhi ni muda mzuri kwa sababu akili huwa tulivu na mwili bado haujachoka na shughuli za siku haujachoka na shughuli za siku. Kufanya mazoezi asubuhi hunisaidia kuanza siku nikiwa na nguvu umakini na hali nzuri ya kisaikolojia. Pia hunipa nidhamu ya kupanga siku yangu vizuri tangu mapema. Mazoezi ya asubuhi hunisaidia kuongeza nguvu na tija. Baada ya kufanya mazoezi huhisi mwili ukiwa mwepesi na akili ikiwa tayari kufanya kazi au kusoma. Mazoezi hunichochea kula vizuri na kufanya maamuzi mazuri kuhusu afya siku nzima. Hata hivyo, kuna faida pia ya kufanya mazoezi jioni. Watu wengine hupendelea jioni kwa sababu tayari wamemaliza majukumu ya siku na mwili hua umezoea shughuli. Mazoezi ya jioni yanaweza kusaidia kupunguza msongo wa mawazo ulio kusanywa siku nzima na kuleta usingizi mzuri usiku. Kwa upande wangu ingawa nafahamu faida za pande zote mbili asubuhi hunifaa zaidi kwa ratiba yangu. Hata hivyo, jambo muhimu si muda wa kufanya mazoezi. Bali ni kudumisha utaratibu wa kufanya mazoezi mara kwa mara. Mtu anaweza kuchangua asubuhi au jioni kulingana na mazingira na uwezo wake. Hivyo basi, mimi nafanya mazoezi asubuhi kwa sababu hunipa nguvu, umakini na mwanzo mzuri wa siku. Lakini muhimu zaidi ni kufanya mazoezi kwa uaminifu na kwa kuzingatia afya bila kujali ni asubuhi au jioni. Hata hivyo, asubuhi ndiyo wakati mwema zaidi kwangu. Maanake naanza siku nikiwa na nguvu, nikiwa nataka nikiwa na nguvu ya kufanya kazi zile zingine Inanianzishia siku jema na pia na tekeleza majukumu yangu ya kila siku nikiwa kwa ufanisi mwema Hivyo basi na hata kama nafanya asubuhi kuna wale ambao wao wanafurahia kufanya usiku Lakini kwangu asubuhi ndio wakati mwema zaidi.

Dirisha sio tu sehemu ya kuingiza hewa na mwanga, bali pia ni mahali pa kutafakari, kupumzika, na kuunganisha mawazo na mazigira yanayo nizunguka. Kwanza kabisa, ningependa kueleza, ninachokiona, ninapotazama nje kupitia dirishani. Ninapoangalia nje, naona maisha yakiendelea, naona watu wakitembea, watoto wakicheza, na wakati mwingine magari yakipita. Madhari hii hunikumbusha kuwa dunia inaendelea kusonga, ata pale ninapokuwa nimekaa kimya ndani. Pili ninachokiona nje ni mchanganyiko wa miti, majengo au na barabara. Kuna miti inayotoa kivuli na hewa safi. Majengo yanayoonyesha maendeleo ya eneo hilo na barabara zinazo zinazounganisha watu kwenye sehemu mbalimbali. Mchanganyiko huu wa asili na maendeleo ya binadamu hunipa picha halisi ya maisha ya kisasa. Ningependa pia kuelezea wakati ninaoupenda zaidi kutazama nje ya dirisha. Wakati ninaoupenda zaidi ni asubuhi na jioni, asubuhi hewa hua safi na mazingira hua tulivu. Nikiangalia nje asubuhi huhisi matumaini mapya ya siku inayoanza. Jioni napenda kutazama macheo ya jua. Mwanga unapobadilika taratibu na mazingira yanapokuwa tulivu zaidi. Ni wakati wa kutafakari siku iliyopita. Pia ningependa kuzungumzia mabadiliko yanayo tokea nje ya kulingana na musimu. Wakati wa mvua naona ardhi ikiwa ya kijani, miti ikiwa na majani mengi, na wakati mwingine watu wakikimbia kujikinga na mvua. Wakati wa kiangazi, mazingira hua makavu zaidi, jua hua kali, na shughuli nyingi hufanyika nje. Mabadiliko haya hunifanya nitambue nguvu na umuhimu wa mazingira katika maisha yetu. Ningependa pia kuelezea ninavyojisikia wakati ninatazama nje ya dirisha. Ninapoitazama madhari ya nje, huhisi utulivu wa moyo na akili. Wakati mwingine hunipa furaha, wakati mwingine hunifanya nitafakari maisha yangu na malengo yangu kuangalia nje hunisaidia kupumzika, kupunguza msongo wa mawazo na kupata mtazamo mpya wa mambo Madhari ninayoiona kutoka dirishani mwangu ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku hunipa utulivu, matumaini na uelewa wa dunia inayonizunguka Ingawa ni madhari ya kawaida kwangu ina maana kubwa sana.

Mji wa kuzaliwa ni sehemu ambayo mtu hunza safari ya maisha, ukua na hujifunza mambo ya msingi yanayo mjenga kuwa alivyo lewa. Kwanza kabisa ningependa kueleza mahali nilipo zaliwa na kukulia. Nilizaliwa na kukulia katika mji mdogo, lakini wenye upendo na mshikamano mkubwa. Ni mji hambao watu wanafahamiana, wanasaidiana na wanaeshimiana. Nilipo kuwa hapo, nilijifunza maana ya jamii na umuhimu wakuishi kwa amani na wengine. Ningependa kushiriki vitu vya kuvutia. Vili vyopo katika mji huo. Mji wangu huna mandhari zuri ya asili kama vile miti, mashamba na barabara tulivu. Pia kuna masoko ya kienyeji yalio jaabkelele, za furaha, shule nilizo soma na viwanja ambavyo watoto hucheza. Vitu hivi ingawa vinaonekana vya kawaida ndivyo vilivyo fanya mji wangu uwe ai na wenye roho. Nakumbuka mambo mengi mazuri, nakumbuka mambo mengi mazuri na marafiki zangu adi jioni bila wasiwasi. Kukimbia wakati wa mvua na kushiriki sherehe dogo za kifamilia na kumbuka pia walimu wa walimu walio tutia moyo shuleni na majirani walio tufundisha nidhamu na eshima. Utoto wangu ulikua rahisi lakini wenye furaha kubwa. Ne, ningependa kueleza kinacho hufanya mji wangu uwe maalum Kinacho ufanya uwe wapekee, sii majengo hau barabara Bali, ni watu wake upendo, upendo, ukarimu na mshikamano wa kazi na mshakamano wa kazi wake Divyo vinavyo fanya mji uwe nyumbani halisi Pia ni mahali ambapo mizizi yangu ipo, mahali nilipo jifunza maandili ya msingi ya maisha Ningependa kusema kurudi tena katika mji wangu wa kuzaliwa Uwa narudi kila ninapohitaji utulifu wa moyo na ninapotaka kukumbuka nilikotoka Pia ningependa kurudi pale siku za usoni nikiwa na familia yangu ili nao wajifunze historia yangu na kuthamini mahali palipo nijenga Mji wangu wa kuzaliwa sio tu sehemu ya kijiografia, mbali ni sehemu ya nafsi yangu. Ni mahali palipo jaa hadithi ku kumbu kumbu na mafunzo ambayo yatani sindikiza maisha yangu yote. Hainjalishi nitaishi wapi mji wangu wakuzaliwa utaendelea kuwa sehemu muhimu ya mimi ni nane.

Katika dunia ya sasa, habari husambaa kwa kiasi, kwa kasi kubwa, na ni muimu kujua vianzo tunavyotumia ili kupata taarifa sahihi na za kuaminika. Kwanza kabisa, napata habari kupitia vyombo vya habari ya mtandaoni. Hizi ni pamoja na tufuti razmi za habari na programu za simu. Vianzo hivi unipa habari za haraka, kuhusu matukio ya ndani na ya kimataifa. Pia huniruhusu kusoma habari kwa wakati ninaotaka bila kusubiri matangazo ya televisheni au radio. Napata habari kupitia televisheni na radio. Igawa teknolojia imekua, vyombo hivi bado vina umuhimu mkubwa hasa kwa habari za kitaifa na matangazo ya moja kwa moja. Radio ni muhimu sana hasa wakati wa kusafiri na telefisheni hunipa picha halisi ya kinacho endelea. Pia napata habari kupitia mangazeti na machapisho. Ingawa si mara nyingi kama zamani, mangazeti bado ya na mchango mkubwa katika uchambuzi wa kina wa habari. Unisaidia kuelewa sio tu kilicho tokea bali pia sababu na athari zake. Napata habari kupitia mitandao ya kijamii, ata hivyo huwa makini sana kwa sababu, si kila habari inayosambazwo mtandaoni ni ya kweli. Ndiyo maana hutumia mitandao ya kijamii kama chanzo cha awali, cha tarifa, kisha wakikisha ukweli wake kupitia vianzo rasmi. Zaidi ya hayo, napata habari kupitia mazungumzo na watu wengine. Wakati mwingine familia, marafiki au wafanyikazi wenzangu ushiriki taarifa muhimu au uzoefu uzoefu wao. Mawasiliano haya hunipa mtazamo wakaribu wa mambo yanayo tokea katika jamii. Mimi napata habari kutoka vianzo mbali mbali kama mtandao, televisheni, radio, mangazeti na mazungumzo na watu Jambo muhimu zaidi ni kuchagua vianzo vya kuwaminika na kuchunja habari kwa busara ili kuepuka upotoshaji wa taarifa zisizo sahihi Pia naangalia kwenye tofuti za makampuni nikipata nikitaka habari za biashara na kujua vile biashara inaendelea katika inchi yetu Hivyo basi kupata habari ni jambo la muhimu kabisa maanake utaweza kupata habari na kujua jinsi utakavyojipanga hapo beleni.

Kukamilisha kazi kwa wakati ni jambo linalohitaji nidhamu, mipango mizuri na uwajibikaji binafsi. Kwanza kabisa ninahakikisha napanga kazi zangu mapema kabla ya kuanza kazi. Utengeneza ratiba au orodha ya majukumu kulingana na vipaumbele. Kazi zenye mada, zenye muda mfupi wa mwisho upewa kipaumbele cha kwanza. Mpango huu hunisaidia kuepuka haraka, haraka haraka za mwisho na mkanganyiko Pili nagawanya kazi kubwa katika sahemu ndogo ndogo kazi moja kubwa inaweza kuonekana ngumu Lakini ikigawanywa katika atuwa ndogo inakuwa rahisi kuisimamia Kila ninapokamilisha hatua moja huhisi motisha ya kuendelea hadi mwisho Ninajitahidi kuepuka vitu vinavyo poteza muda Hii ni pamoja na matumizi yasiyo ya lazima ya simu, mitandao ya kijamii au mazungumzo yasiyo na tija. Najiwekea mipaka ili kuzingatia kazi ninayofanya kwa umakini. Ninaakikisha naweka muda maalumu kwa kila kazi. Najipangia muda wa kuanza na kumaliza kazi fulani. Hii unisaidia kufuatilia maendeleo na kuakikisha sichelewi. Pia hunifanya ni heshimu muda kama raslimali muhimu. Ninathamini kuomba msaada au ushauri mapema pale ninapokutana na changamoto. Badala ya kusubiri hadi muda wa mwisho, huwa nawasiliana na wezangu au wasimamizi ili kupata mwongozo. Hii hunisaidia kuepuka, kuchelewa, kutokana na kutoelawana. Zaidi ya hayo ninazingatia kupumzika na kujitunza. Kuchoka kupita kiasi kunaweza kupunguza ufanisi mapumziko mafupi hunisaidia kurejesha nguvu na kuendelea kufanya kazi kwa ubora mzuri na kamilisha kazi kwa wakati kwa kupanga mapema kugawanya kazi, kuepuka upotefu wa muda ku heshimu ratiba yangu, manake nisipo kuwa na ratiba nitafanya mambo hobela hobela na lazima niwe na ratiba ndiyo niweze kuwa na mpangilio wa kujua na kimaliza kufanya hiki nafanya kile Pia huwa naomba msaada inapoitajika Pia najitunza na kuakikisha ya kwamba nimepumzika Nimeipamwili mapumziko ya kutosha ndiyo niweze kuendelea kufanya kazi nidhamu ya muda ni siri ya mafanikio katika kazi na maisha kwa jumla.

Nyumbani ni mahali pa faraja, usalama na amani ya moyo, ni mahali ambapo mtu anaweza kuwa yeye mwenyewe bila kujifanya Ninapokua nyumbani na ninahisi furaha napenda kupumzika na kutuliza akili Baada ya siku ndefu ya kazi au masomo, kukaa nyumbani hunipa nafasi ya kupunguza msongo wa mawazo Naweza kukaa kimya, kupumua kwa utulivu au kusikiliza muziki ninaoupenda. Hii inasaidia kurejesha nguvu na amani ya ndani. Pili napenda kutumia muda na familia. Kua nyumbani hunipa nafasi ya kuzungumza na watu ninao wapenda. Kushirikiana chakula au kucheka pamoja. Mazungumzo ya kawaida na familia hunipa furaha ya kipekee ambayo si rahisi kuipata nje ya nyumbani. Tatu, ninapofurahia kuwa nyumbani na penda kufanya shughuli ninazozipenda binafsi. Hii inaweza kuwa kusoma vitabu, kuangalia filamu, kuandika au kufanya kazi ndogo za ubunifu. Nyumbani pia hunipa uhuru wa kufanya mambo kwa wakati wangu mwenyewe bila pressure. Pia wakati mwengine napenda kupanga na kusafisha mazingira ya nyumbani. Usafi mimi naamini ni kitu ya maana sana. Ingawa inaweza kuonekana kama kazi kupanga nyumba hunipa hisia ya utulivu na udhibiti mazingira safi na yaliopangwa hunifanya nijisikie. Vizuri zaidi pia mtu huishi na mawazo yake huwa kulingana na mazingira yake. Hivyo basi mazingira huchangia sana mwenendo wa mtu na vile anavyoishi. Zaidi ya hayo, ninapotulia nyumbani napata muda wa kutafakari maisha na kupanga siku zijazo. Mimi hujiuliza maswali kuhusu malengo yangu, maendeleo niliyofanya na mambo ninayotaka kuboresha. Tafakari hii hunisaidia kujitambua na kuwa na mwelekeo mzuri. Ninapofurahiya kuwa nyumbani nafanya mambo yanayonipa amani, furaha tele na utulivu kupumzika, kuwa na familia, kujiburudisha na kutafakari nyumbani siyo tu jengo, bali ni mahali pa moyo kupumzika.

Mashindano ni sehemu muhimu ya maisha kwa wasababu hutufundisha kujiamini, kushindana kwa haki na kukubali matokeo kwa moyo mkunjufu. Ndiyo, nimewai kushiriki mashindano. Hasa nikiwa shuleni na katika shughuli za kijamii, mashindano hayo yalikuwa ya aina mbalimbali kama mashindano ya michezo, masomo au mijadala. Kila shindano lilikuwa na changamoto na mafunzo yake moja wapo ya mashindano ninayo kumbuka sana ni mashindano ya michezo nilishiriki pamoja na wezangu kama timu Tulifanya mazoezi kwa bidii kabla ya siku ya mashindano Ingawa hatukushinda kila mara Tulijifunza umuhimu wa ushirikiano nidhamu na kujituma Pia niliwai kushiriki mashindano ya kitaaluma kama maswali na majibu au mijadala mashindano haya yali nisaidia kuongeza ujasiri wa kuzungumza mbele ya watu na kufikiri kwa haraka Nilijifunza kwamba maandalizi mazuri ni msingi wa mafanikio Wakati wa mashindano nilihisi mchanganyiko wa hisia kulikuwa na hofu kidogo, msisimko na hamasa ya kufanya vizuri hisia hizi zilinifanya nijitambue zaidi na kujifunza kuthibiti presha ya maisha Kilicho muhimu zaidi nilicho jifunza kutokana na mashindano ni kukubali matokeo kushinda ni furaha lakini kushindwa pia nifunzo wahenga na wahenguzi hawa kukosea walipo sema asiye kubali kushindwa si mshindani Hivyo basi kila shindano lilinifundisha jinsi ya kuboresha uwezo wangu na kujiandaa vyema zaidi kwa siku zijazo. Zaidi ya hayo, mashindano yalinisaidia kujenga mahusiano mapya. Nilipata marafiki wapya na kujifunza kuheshimu wapizani wangu. Ushindani wa haki hunijenga kama mtu na kama mshiriki wa jamii. Kwa kumalizia, nimewahi kushiriki mashindano na uzoefu huo umekuwa na manufaa ma kubwa katika maisha yangu. Mashindano hunijenga kisaikolojia, uniongezea ujasiri na unifundisha maandili muhimu ya maisha. Pia inanifundisha kwamba unaposhindwa, jikakamue, angalia ni wapi ulifanya makosa, urekebishe, ndio uweze kushinda wakati ujao. Hivyo basi mashindano ni kitu muhimu sana maishani yetu.

Yoga ni aina ya mazoezi yanayochanganya mwili, akili na pumzi. Yoga siyo tu mazoezi ya mwili. Bali pia ni njia ya kujitambua na kupata utulifu wa ndani. Mimi nimefai nimewai kufanya yoga, ingawa si kila siku. Mara ya kwanza nilianza yoga nikiwa nataka kuboresha hafya yangu na kupunguza msongo wa mawazo. Nilikuwa nimesikia kuwa yoga usaidia sana katika kutuliza akili na kuongeza unyumbufu wa mwili. Nilipoanza kufanya yoga, nilijifunza mikao mbalimbali ya mwili, kama file kusimama, kwa usawa, kuinama na kunyoosha misuli taratibu. Mwanzoni haikua rahisi, kwa sababu, baadhi ya mikau ilihitaji subira na mazoezi ya mara kwa mara. Ata hivyo, kadri nilivyoendelea nilianza kuona mabadiliko chanya. Moja ya mambo niliopenda zaidi kuhusu yoga ni mafunzo ya kupumua. Kupumua kwa utulifu, ni kwa makini, na kwa makini unisaidia kupunguza mawazo mengi na kuleta hamani ya akili. Nilijifunza kuwa, pumzi hina nguvu kubwa katika kuthibiti isia, na mawazo. Yoga pia, ilinisaidia kupunguza msogo wa mawazo na uchofu. Baada ya kufanya yoga, nilihisi mwili ukiwa mwepesi, na akili ikiwa tulifu. Hii ilinisaidia kufanya kazi zangu kwa umakini zaidi na kulala usingizi mzuri sana. Zaidi ya hayo, yoga hilinifundisha kujisikiliza, na kujieshimu. Nilikudua kuwa, si lazima nifanye kila mkao kikamilifu. Muhimu ni mipaka ya mwili, ni ni mipaka ya mwili wangu na kuheshimu uwezo wangu. Funzo hili lilinisaidia pia katika maisha ya kila siku. Ata kama sikufanya yoga kila siku, nilitabua kuwa faida zake ni za mda mrefu. Nilikuwa na mabadiliko katika mukao wa mwili, unyumbufu, na mtazamo wa maisha. Yoga ilinifanya nitambue umuhimu wa kuchukua mda kwa ajili yangu mwenyewe. Ata hivyo, kama hilivyo kwa mazoezi mengine, yoga inahitaji nidhamu na ufumilifu. Wakati mwingine, ilikuwa fingumu kupata mda, au hamasa. Lakini nilipoifanya, niliona thamani yake. Kwa kumalizia, nime dio, nimewai kufanya yoga na huzoefu huo humekuwa wa manufaa sana kwangu. Imenisaidia kuboresha hafya ya mwili, kutuliza akili na kujifunza kujidhamini. Ni mazoezi ambayo ningepedekeza kwa mtu yeyote anayeitaji utulifu, afya na usawa wa maisha.

Katika maisha ya kila siku, tunatumia teknolojia kuifadhi taarifa muhimu kama nyaraka, feature, video, kazi za shule na taarifa za kikazi. Ndiyo maana ni muimu kujua jia salama na bora za kuifadhi data. Kwanza kabisa ninaifadhi data yangu katika vifaa binafsi kama vile simu ya mkononi na kompyuta. Vifaa hivi uniruhusu kufikia data yangu kwa huraisi wakati wo wote ninapoitaji. Ata hivyo, nina hakikisha ninaweka neno la siri password au jia ya ulinzi kama alama ya kidole ilikulinda taarifa zangu dhidi ya matumizi ya siyoru usiwa. Pili, ninaifadhi data yangu katika hifadhi za inje kama flash disk au external hard drive. Hii ni jia zuri ya kuifadhi na color za ya ziada ya data muhimu. Ikiwa simu au kompyuta itaharibika, bado ninaweza kupata taarifa zangu kupitia hifadhi hizi za inje. Ninapendelea kuifadhi ifadhi hizi mahali salama ili kuepuka kupotea au kuibiwa Tatu, ninatumia ifadhi ya mtandaoni Hii ni moja wapo ya njia raisi na salama zaidi katika zama za anasa Kupitia ifadhi za mtandaoni, ninaweza kuifadhi data yangu na kuipata kutoka kifaa chochote kilicho unganishwa na indaneti Jia ii unisaidia pia kushiriki tarifa kwa huraisi na watu ninaowaa amini. Faida kubwa ya ifadhi ya mtandaoni ni usalama na uwakika. Data huifadhiwa ata kama kifaa changu kitapotea au kuharibika, pia uduma nyingi za mtandaoni hutumia mifumo ya usalama wa hali ya juu kulinda taarifa za watumiaji. Hata hivyo ninaelewa kuwa ifadhi ya mtandaoni pia inachanga moto zake kama itajila internet na atari za kundukuzi. Ndiyo maana nina chukua taadhari kama kutumia nyuila imara, kubadilisha nyuila mara kwa mara na kuepuka kushiriki taarifa nyeti bila sababu. Zaidi ya hayo ninajitahidi kupanga data yangu vizuri. Ninaweka majina sahihi ya fahili na uzipanga katika mafolder ulingana na matumizi yake. Mpangilio mzuri unisaidia kupata data kwa haraka na kuepuka mkanganyiko. Pia nina umuimu mkubwa wa kutengeneza na kara rudufu mara kwa mara. Hii nitabia muhimu sana kwa sababu usaidia kulinda data dhidi ya kupotea gafla na kala tudufu unipa amani ya moyo nikijua kuwa taarifa zangu zikotasalama. Kwa kumaliza ni naifadhi data yangu katika vifaa binafsi, ifadhi za nje na ifadhi za mtandaoni. Jia ii unisaidia kuwa kikisha usalama, upatika naaji na huifadhi wa mda murefu wa data yangu. Katika dunia ya leo, kuifadhi data kwa usahii ni kwa usalama na jambo la lazima kwa kila mtu.

Msongo wa kazi ni hali ambayo, karibu kila mtu hupitia, hasa pale majukumu yanapokuwa mengi au mda unapokuwa mchache. Jambo la msingi ni kujua namna ya kuthibiti. Kwanza kabisa, ninapokumbwa na msongo wa kazi, huanza kwa kutambua na kukubali hali hiyo. Ninajua kuwa msongo ni sehemu ya maisha na kukubali hilo unisaidia kutulia badala ya kuogopa au kukaa tamaa. Kukubali unipa nafasi ya kutafuta suluisho. Pili, ninajitahidi kupanga upya majukumu yangu. Uangalia kazi zote nilizo nazo na kuzipanga kulingana na vipaumbele. Kazi muhimu na za haraka hupewa nafasi ya kwanza. Huku zingine zikipangwa baadaye, mpango huu unisaidia kuona kazi zikiwa katika mpangilio badala ya machafuko Ninajifunza kuchukua mapumziko mafupi, wakati mwingine ufanya kazi bila kupumzika Wakati mwingine kufanya kazi bila kupumzika, uongeza msongo badala ya kupunguza Mapunziko mafupi unisaidia kupumua, kutembea kidogo au kunywa maji. Jambo linalosaidia ukurejeshe umakini. Ninatumia mazoezi na kupumua kwa utulifu. Ninaweza kufanya mazoezi mepesi, kutembea au kufanya mazoezi ya kupumua. Mbinu hizi unisaidia kupunguza mfutano wa mwili na kutuliza akili. Pia nina hakikisha ninaomba msaada au kuwasiliana ninapohisi kazi zimezidi uwezo zimezidi uwezo wangu. Uwa nazungumza na wezangu au wasimamizi mawasiliano mazuri usaidia kupunguza mzigo na kuleta uelewa. Zaidi ya hayo ninajitahidi kudumisha mtazamo chanya najikumbusha kuwa msongo wa kazi ni wa muda na nitaupitia. Mtanzamo huu unipa nguvu ya kuendelea na kunisaidia kuepuka kukata tamaa. Pia nazigatia kujijali binafsi, kulala vya kutosha, kula chakula chenye afia na kunywa maji na mambo muhimu sana. Mwili ukiwa na afya akili pia ufanya kazi vizuri zaidi ata wakatu wa msongo. Hatimae baada ya msongo kupungua, mimi hujitathmini, huangalia nini kilisababisha msongo na jinsi ninavyoweza kuepuka ali kama hiyo siku zijazo. Tafakari hii unisaidia kuboresha njia zangu na kufanya kazi. Hivyo basi nikimalizia wakati wa msongo wa kazi napanga majukumu na pumzika nafanya mazoezi nawasiliana najijali na kudumisha mtanzamo chanya. Mbinu hizi unisaidia kuthibiti msongo na kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.

Hali ya hewa ina athari kubwa katika maisha yetu ya kila siku. Hisia na shughuli tunazofanya. Kwa upande wangu, napendelea hali ya baridi ya wastani kuliko joto kali. Baridi hunifanya nijisikie mutulivu, nikiwa na nguvu na mwenye umakini zaidi. Wakati hali ya hewa ni baridi, ni rahisi kufanya kazi, kusoma na hata kulala vizuri. Moja ya sababu ninazopenda baridi ni kwamba ni rahisi kujikinga. Mtu anaweza kuvaa nguo za ziada kama sweta au koti. Kunywa vinywaji vya moto na kujisitiri. Lakini joto kali mara nyingi huwa ngumu kulidhibiti. Hasa pale ambapo hakuna upepo au umeme wa kutumia feni au kiyoyozi. Baridi pia unifanya nipende utulifu. Mazingira huwa kimya zaidi na shughuli nyingi hufanyika kwa utaratibu. Wakati wa baridi, napenda kukaa ndani nikisoma, ni kitazama filamu, au nikizungumza na familia. Ni wakati unaonipa nafasi ya kutafakari na kupumzika. Hata hivyo, sitapuuza faida ya hali ya joto. Joto huleta uhai, shughuli za nje, na furaha kwa watu wengi. Wakati wa joto, watu husafiri, huogelea na kufanya sherehe mbalimbali. Mazingira huwa na rangi nyingi na shughuli nyingi za kijamii. Lakini joto kali lina changamoto zake. Linaweza kusababisha uchofu haraka, hasira na kukosa usingizi. Pia linaweza kuadhiri afya, hasa kwa watoto na wazee. Kwa upande wangu, joto kali hunifanya nihisi kuchoka na kupoteza umakini. Kwa kulinganisha baridi na joto, ninaona kuwa baridi ya wastani hunipa uwiano mzuri kati ya faraja na tija. Sihitaji kupambana sana na mazingira na mwili wangu huisi kuwa katika hali zuri. Hata hivyo, ninaamini kuwa kila msimu una uzuri wake. Baridi hufundisha uvumilifu na utulivu. Huku joto hufundisha furaha na mshikamano wa kijamii. Kila hali ya hewa hutukumbusha nguvu ya asili na umuhimu wa kuishi kwa kuizoea. Hivyo basi nikimalizia mimi napendelea baridi ya wastani kuliko joto kali kwa sababu hunipa faraja, umakini na usingizi mzuri. Hata hivyo ninaheshimu na kudhamini misimu yote kwa sababu kila mmoja una mchango wake katika maisha yetu.

Teknolojia ya sauti ni matumizi ya vifaa na programu zinazohusisha kusikiliza, kurekodi au kuthibiti sauti kwa njia ya kiteknolojia. Katika maisha ya kila siku, teknolojia hii imekua sehemu muhimu sana ya mawasiliano na burudani. Natumia teknolojia ya sauti mara kwa mara. Matumizi yangu ya teknolojia ya sauti huanzia kwenye simu ya mkononi, adi kwenye vifaa vingine kama radio, speaker navipokea sauti vya maskioni. Teknolojia hii hunisaidia kufanya mambo mengi kwa urahisi na kwa ufanisi. Kwanza kabisa natumia teknolojia ya sauti kwa mawasiliano, kupitia simu naweza kuwasiliana na familia, marafiki au wezangu wa kazi bila kukutana ana kwa ana. Pia teknolojia ya sauti hunirusu kushiriki katika mikutano ya mtandaoni kwa kutumia sauti, jambo ambalo limekua muhimu sana katika kazi na masomo ya sasa. Natumia teknolojia ya sauti kwa kujifunza na kupata taarifa, kusikiliza radio, podcast na vipindi vya elimu vinavyo saidia kuongeza maarifa yangu. Teknolojia ya sauti hunifanya nijifunze ata nikiwa njiani au nikifanya shughuli nyingine. Tatu ni kwamba teknolojia ya sauti ni muhimu kwangu katika burudani. Napenda kusikiliza muziki, kusikiliza handithi za sauti au kutazama filamu zenye sauti nzuri. Sauti zuri huongeza hisia na kufanya burudani iwe ya kuvutia zaidi. Zaidi ya hayo natumia teknolojia ya sauti kwa udhibiti wa vipaa. Kwa sasa kuna teknolojia zinazokuwezesha kutoa amri za sauti ili kudhibiti simu au vifaa vingine. Hii hunisaidia kufanya mambo kwa haraka bila kutumia mikono hasa ninapokuwa busy. Teknolojia ya sauti pia inanisaidia katika upatikanaji wa huduma kwa watu wenye changamoto za kuona au kusoma. Teknolojia ya sauti husaidia kusoma maandishi kwa sauti au kutoa maelekezo ya sauti. Hii inaonyesha jinsi teknolojia hii ilivyo muhimu kwa jamii nzima. Ata hivyo, pamoja na faida zake, teknolojia ya sauti inachangamoto zake, wakati mwingine kuna matatizo ya ubora wa sauti, kelele, au kutotambua sauti vizuri. Pia kuna masuala ya faraga kwani baadhi ya vifaa vya sauti hukusanya taarifa za watumiaji. Ndiyo maana ninajitahidi kutumia teknolojia ya sauti kwa uwajibikaji. Mimi huakikisha ninasoma masharti ya matumizi, ninadhibiti mipangilio ya faragha na natumia vifaa vya kuaminika. Uwajibikaji huu hunifanya nifurahie faida za teknolojia bila kuhatarisha usalama wangu. Natumia teknolojia ya sauti katika mawasiliano, elimu, burudani na kuthibiti na uthibiti wa vifaa. Teknolojia ya sauti imemboresha sana maisha yangu na imenirahisishia kufanya mambo mengi ni teknolojia yenye manufaa makubwa Endapo itatumika kwa busara na uangalifo.

Teknolojia ya fideo imebadilisha kwa kiasi kikubwa jinsi tunafio wasiliana, kufanya kazi na kujifunza. Mimi natumia fideo kwa mawasiliano mara kwa mara. Matumizi ya fideo yamekua sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Asa katika kazi, masomo na mahusiano ya kijamii. Fideo huniruhusu kuwasiliana na watu walioko mbali kana kwamba tuko karibu. Kwanza kabisa natumia fideo kwa mawasiliano ya kazi na masomo mikutano ya mtandaoni kupitia video hunisaidia kushiriki mawazo, kujadili miradi na kufanya maamuzi bila kusafiri kuona uso wa mtu, lugha ya mwili na sauti pia huongeza uelewa na kupunguza kutoelewana Natumia video kwa kuwasiliana na familia na marafiki Wakati hatuwezi kukutana hana kwa hana, mawasiliano ya video hunisaidia kudumisha ukaribu. Kuona tambazamu, hisia na mazingira ya mtu huleta furaha na isia za uhusiano wakweli. Video ni muhimu sana katika elimu na mafunzo. Kupitia masomo ya video, miadhara na mafunzo ya mitadaoni, ninaweza jifunza mambo mapya kutoka kwa walimu na wataalamu walioko sehemu mbalimbali sehemu mbalimbali za ndunia. Video hufanya kujifunza kuwa raisi na kufutia zaidi. Zaidi ya hayo, natumia video kwa kutoa na kupokea taarifa. Wakati mwingine ni raisi kueleza jambo kwa video kuliko kwa maandishi au sauti pekee. Video huruusu maelezo ya kina na fielelezo finafyo raisisha uelewa. Hata hivyo, matumizi ya video katika mawasiliano yana changamoto zake. Wakati mwingine kuna matatizo ya mtandao kuchelewa kwa sauti au picha, au ukosefu wa faraga. Pia natumia video kwa muda murefu tunaweza kuzambabisha uchofu, kutumia video kwa muda murefu kunaweza kusababisha uchofu wa macho na akili. Ndio maana na jitahidi kutumia video kwa busara na mipaka. Mimi na akikisha nina mutandao mzuri, kuchangua masigira matulifu na napumuzika hinapo itajika. Pia ninaeshimu faraga yangu na ya wengine ninapokuwa kwenye mawasiliano ya video. Matumizi ya video yamenifundishi ya maadili ya mawasiliano ya kiji kidigitali kama kueshimu muda wa wengine, kufaa kwa heshima na kuwa makini wakati wa mazungumzo wakati wa mazungumzo. Aya yote huongeza ubora wa masili mawasiliano Ivi basi mimi natumia video kwa mawasiliano katika kazi, masomo na mausiano ya kijamii teknolojia ya video imeleta uraisi, ukaribu na ufanisi mkubwa katika mawasiliano ya kisasa. Hata ifyo ni muimu kuitumia kwa busara ili kufaidika nayo kikamilifu.

Mazingira ni msingi wa uhai wetu yanatupa hewa, maji, chakula na makazi. Kuyalinda si jukumu la serikali peke, bali ni wajibu wa kila mtu. Ninapo, ninajitahidi kupunguza taka ninazozalisha natumia vitu kwa uangalifu na kuepuka matumizi ya bidhaa za mara moja. hAsa plastiki, badala ya mifuko ya plastiki napendelea kutumia mifuko ya kudumu, kupunguza taka. Kupunguza taka husaidia kupunguza uchafuzi wa ardhi na maji. Inakikisha ninatenganisha taka pale inapowezekana. Taka zinaweza kurejelewa kama karatasi, chupa na viuma uzitenga na taka za kawaida. hAtuwa hii husaidia kurahisisha, urejelezaji na kupunguza mzigo wa taka kwenye mazingira. Ninajitahidi kuokoa nishati na maji, huwa nahakikisha nimezima taa na vifaa vya umeme nisivyovitumia na hutumia maji kwa kiasi kinachohitajika tu. Kwa kua rasilimali hizi kunasaidia kupunguza uharibifu wa mazingira na pia hupunguza gharamu. Ninashiriki katika upandaji wa miti au utunzaji wa mimea. Miti ni muhimu sana kwa mazingira kwa sababu hutoa hewa safi, huzuia mmonyoko wa ardhi na hutunza viumba hai. Kila mtu ana, kila mti una mchango mkubwa katika kupambana na mabadiliko ya tambia nje. Ninachagua njia rafiki za usafiri inapowezekana kutembea kwa miguu, kutumia baiskeli au kushirikiana usafiri hAya husaidia kupunguza hewa chafu inayotoka kwenye magari hAtua hii huchangia kupunguza uchafuzi wa hewa Baadala ya kutumia gari langu peke yangu Nahakikisha tumetembea kwa urafiki tunatembea na kwa baiskeli, ama miguu na kutumia gari za umma badala ya kila mtu kuenda na gari yake Zaidi ya hayo ninajitahidi kuelimisha na kuamasisha wengine kuhusu umuhimu wa kulinda mazingira Kupitia mazungumzo na vitendo vyangu najaribu kuwafanya watu wanaonizunguka watambue mchango wao katika kulinda mazingira. Ninaheshimu mazingira ya asili kwa kuepuka uharibufu usio wa lazima. Kama kukata miti bila sababu, kuchoma taka ovyo, au kuchafua vianzo vya maji. Heshima kwa mazingira ni heshima kwa maisha. Hata kama hatua zangu zinaonekana dogo, ninaamini kuwa mabadiliko makubwa huanza na vitendo vidogo. Kila mtu akichukua jukumu lake, tunaweza kulinda mazingira kwa ajili ya vizazi vya sasa na vijavyo. Nalinda mazingira kwa kupunguza taka, kukua rasilimali, kupanda miti, kutumia usafiri, rafiki na kuamasisha wengine. Kulinda mazingira ni uwekezaji katika maisha yetu na mustakabali wa dunia.

Kukimbia ni shughuli inayoweza kufanywa na watu wengi bila gharama kubwa na inamchango mkubwa katika maisha ya kila siku. Mimi napenda kukimbia hasa kwa sababu hunisaidia kuboresha afya yangu kwa ujumla. Kukimbia huimarisha moyo, mabavu na misuli ya mwili. Pia hunisaidia kudumisha uzito, uzito mzuri na kuongeza stamina. Mimi napenda kukimbia kwa sababu hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo Wakati ninapokimbia akili yangu hutulia na mawazo mengi hupungua Kukimbia hunipa nafasi ya kuwa pekee yangu, kutafakari au hata kusikiliza muziki unaonipa motisha Kukimbia hunisaidia kuongeza nidhamu binafsi Ili kukimbia mara kwa mara, mtu anahitaji ratiba na kujituma nidhamu hii hunisaidia pia katika maeneo mengine ya maisha kama kazi na masomo Napenda kukimbia kwa sababu hakuitaji vifaa vingi Kinacho itajika ni muda, nia na viatu vizuri Hii hufanya kukimbia kuwa mazoezi yanayo patikana kwa urahisi kwa watu wengi iwapo si kila mtu zaidi ya hayo kukimbia hunisaidia kuboreshe usingizi baada ya kukimbia mwili huhisi uchovu mzuri unaosaidia kulala kwa haraka na kwa kina usingizi mzuri hunifanya niwe na nguvu siku inayofuata kukimbia kuna changamoto zake wakati mwingine mwili huhisi kuchoka au hali ya hewa haifai Pia, bila maandalizi mazuri, mtu anaweza kupata maumivu ya misuli. Ndiyo maana ni muhimu kufanya mazoezi ya kupasha mwili moto na kuzingatia uwezo wa mwili. Napenda kukimbia kwa sababu hunipa hisia ya mafanikio, kila ninapo ongeza umbali au muda wa kukimbia. Mimi hujiisi nimevunjika na kujenga, kujiamini. Hisia hii hunipa motisha ya kuendelea Kukimbia pia hunisaidia pia kuungana na mazingira Kukimbia inje hunipa nafasi ya kufurahiya hewa safi kuona manthari na kusikia sauti za asili Hii huongeza furaha na utulivu Napenda kukimbia kwa sababu ya inanisaidia kiafya, kisaikolojia na kiakili Kukimbia ni zaidi ya mazoezi, nisehemu ya mtindo wangu wa maisha unao nisaidia kuwa na afya jema na mawazo chanya.

Kicheko ni dawa ya moyo, hupunguza msongo wa mawazo na huleta furaha katika maisha ya kila siku. Kwanza kabisa mazungumzo na watu ninaowapenda hunifanya nicheke sana. Ninapokuwa na familia au marafiki, mara nyingi tunashirikiana zaidi tunashirikiana andethi za kuchekesha kumbukumbu za amani au mizaa ya kawaida. Kicheko kinachotokana na urafiki wa kweli, hua cha dhati na cha kufurahisha zaidi. Vitu vya kuchekesha ninavyoviona au kuvisikia hunifanya nicheke. Hii inaweza kuwa vichekesho, video fupi za kuchekesha au vipindi vya ucheshi. Wakati mwingine, hata tukio dogo lisilotarajiwa linaweza kunifanya nicheke na kubadilisha kabisa hisia zangu. Makosa madogo ya kila siku hunifanya nicheke. hAsa ninapo yaangalia kwa mtazamo chanya. Kwa mfano, nikifanya kosa dogo au jambo lisiloenda kama nilivyopanga. Nikijifunza kulicheka hunisaidia kupunguza presha na kuendelea mbele. Zaidi ya hayo, watoto hunifanya nicheke sana. Uhalisia wao, maswali yao ya ghafla, na namna wanavyoona dunia kwa macho ya upekee. Pia, hii huleta kicheko kwa kweli. Kuwa karibu na watoto hunikumbusha umuhimu wa furaha rahisi. Kumbukumbu zuri za zamani hunifanya nicheke, ninapokumbuka matukio ya utotoni au nyakati za kufurahisha. Hata nikiwa pekeyangu, tabasamu hujitokeza usoni mwangu, kumbukumbu hizi hunipa furaha ya ndani. Kicheko pia hutokana na kujicheka mwenyewe, kujua kujicheka ni dalili ya kujiamini na kukubali ubinadamu wako. Ninapojicheka huhisi nimeachilia mzigo mingi ya kihisia. Zaidi ya hayo, kicheko hunisaidia kuimarisha mahusiano. Kicheko cha pamoja hulete ukaribu, huondoa mipaka na hujenga uaminifu kati ya watu. Ni lugha ya kimataifa inayoeleweka na wengi na kila mtu. Kwa upande wa hfya, kicheko huboresha afya ya mwili na akili. hUpunguza msongo wa mawazo, huongeza furaha na hufanya maisha yawe mepesi zaidi. nDiyo maana najitahidi kutafuta sababu za kucheka kila siku. hAta katika hali ngumu hivo basi kinachonifanya nicheke ni watu ninawapenda vichekesho makosa madogo ya maisha watoto Kumbukumbu vizuri na uwezo wa kujiicheka mwenyewe Kicheko ni zawadi kubwa katika maisha yangu na ninakithamini sana sana sana.

Napenda chakula chenye ladha iliyo sawazika, asa mchanganyiko wakitamu kidogo, chumvi ya wastani na viungo visivyo kali sana. Ninapo fikiria ladha ninayopenda, sipendi hile inayozidi kupita kiasi, kama vile pilipili kali sana au chumvi nyingi. Bali hile inayorusu ladha asilia ya chakula ijitokeze. Kwanza anapenda sana chakula chenye, viungo vya asili kama tangawizi, vitunguu saumu, hoho, pilipili manga kidogo na majani ya viungo kama dania. Viungo hivi huongeza harufu na ladha bila kufunika ladha halisi ya chakula. Kwa mfano, wali uliopikwa kwa nazi au pilau yenye viungo vya huastani, unipa ladha tamu na ya kufutia bila kuwa zito sana tumboni. Napendelea chakula chenye latha ya asili kama mboga zilizopikwa vizuri bila mafuta mengi. Mboga kama skumawiki, mchicha au kunde. Zikiongezwa vitunguu na nyanya kwa kiasi, uwa na ladha zuri sana. Hapa ninadhamini zaidi afya na ladha nyepesi inayofanya mtu ajisikie vizuri baada ya kula. Kwa upande wa proteini napenda samaki au kuku, waliopikwa kwa jia raisi kama kuchemsha, kuchoma au kupika kwa mchuzi wa wastani. Samaki wakukaangwa kidogo au wakupikwa kwa nazi unaladha laini na tamu ambayo inanifuraisha. Sipendi sana nyama zito yenye mafuta mengi kwa sababu ladha yake huwa zito na wakati mwingine uchosha. Napenda latha ya siki au uchau wa wastani. Kama hule unapatikana kwenye matunda, kama machungwa, maembe mabichi, au hata kwenye kachubari. Uchachu kidogo uamusha hamu ya kula na kufanya chakula kiwe chakuvutia zaidi. Kwa upande wa vyakula vitamu, napendelea hutamu wa asili kama ule wa matunda au asali baada ya sukari mingi, ndizi, papai, tikitimaji au embe lililoiva lina ladha tamu ya asili ambayo inanitosha bila kuongeza chochote. Hivyo basi kwa ujumla latha ninayopenda ni ile iliyo tulia ya asili na yanye afya inayofanya chakula kifuraishe ulimi bila kuadhiri mwili. Kwangu chakula kizuri si kile chenye viungo vingi au pilipili kali sana. Mbali kile kinachofanya nijisikie nimeshiba, nimefurahiya ladha na nina nguvu bada ya kula.

Napenda kula popcorn nani moja ya vitafuno ninavyo vipenda kwa sababu ni rahisi vinapatikana kwa urahisi na vinaladha inayofurahisha. Popcorn inamvuto wakipekee kwa sababu inaweza kuliwa katika mazingira mbali mbali. Iwe nyumbani, shuleni, kazini au wakati wakutazama filamu. Ni chakula chepesi lakini chenye uwezo wakumfanya mtu ajisikie amerithika Kwanza kabisa napenda popcorn kwa sababu ya ladha yake inayoweza kubadilika kulingana na mapishi Popcorn inaweza kuliwa na chumvi kidogo, sukari, siyagi au hata viungo kama pilipilimanga Hii inanipa uhuru wa kuchagua ladha ninayo itaka kwa wakati husika Wakati mwingine napendelea popcorn yenye chumvi kidogo kwa ladha ya kawaida na nyakati nyingine na chagua ile yenye utamu wa sukari hasa ninapo hitaji kitu cha kuniburudisha. Popcorn ni chakula rahisi kuandaa haihitaji maandalizi mengi wala mda mrefu. Kwa dakika chache tu, punja za mahindi hubadilika kuwa popcorn tayari kuliwa. Lile linaloifanya popcorn kuwa chaguo bora kwa watu wenye shughuli nyingi au wale wanaotaka kitu cha haraka. Pia inaweza kuandaaliwa kwa njia tofauti kama kupikwa kwa sufuria, mashine ya popcorn au microwave. Faida nyingine kubwa ya popcorn ni kwamba inaweza kuwa chakula chenye afya endapo itaandaliwa kwanjia sahihi. Popcorn ya asili isiyona mafuta mengi au sukari nyingi ina nyuzi nyuzi ambazo usaidia mmengenyo wa chakula. Pia humfanya mtu ajisikie ameshiba kwa muda mrefu bila kule chakula kizito. Hii ni muhimu hasa kwa wale wanaojali afya yao au uzito wao. Popcorn ni chakula rahisi kuandaa haitaji maandalizi mengi wala mda mrefu. Kwa dakika chache tu, punja za mahindi hubadilika kuwa popcorn tayari kuliwa. Kwangu, kula popcorn wakati wakutazama filamu huongeza furaha na kufanya mda huo uwe wakipeke. Pia inapendeza kushiriki popcorn na marafiki au familia. Ile linaifanya popcorn kuwa chaguo bora kwa watu wenye shughuli nyingi au wale wanaotaka kitu cha haraka. Pia inaweza kuandaliwa kwa njia tofauti kama kupikwa kwa sufuria, mashine ya popcorn au microwave. Faida nyingine kubwa ya popcorn ni kwamba inaweza kuwa chakula chenye afya endapo itaandaliwa kwanjia sahihi. Popcorn ya asili isiona mafuta mengi au sukari nyingi ina nyuzi nyuzi ambazo husaidia mumengenyo wa chakula. Pia humfanya mtu ajisikie ameshiba kwa muda mrefu bila kula chakula kizito. Hii ni muhimu hasa kwa wale wanaojali afya yao au uzito wao.

Majira ni nayopenda zaidi ni majira ya baridi ya wastani, yale ambayo ayana baridi kali, kali sana wala, joto kali kupita kiazi. Majira haya hunifanya ni jisikie huru, mtulifu na mwenye nguvu zaidi katika shuguli za kila siku. Napenda ali ya hewa ambayo ni ya wastani kwa sababu inanirusu kufanya mambo mengi bila usubufu wa joto kali au baridi kali. Napenda majira haya kwa sababu ya hali ya hewa yake tulifu, wakati jua si kali sana, mwili hauchoki araka, na ata kufanya kazi za inje kama kutembea, kukimbia, au kufanya mazoezi kuwa raisi zaidi. Pia usingizi huwa mzuri zaidi kwa sababu alijoto ya wastani usaidia mwili kupumzika vizuri usiku. Pili, majira ya baridi ya wastani uleta mandhari mazuri ya asili, anga huwa safi, upepo mwanana upuliza kwa upole, na wakati mwingine asubui huambatana na hukungu mwepesi, unaofanya mazigira yaonekane ya kupufutia. Majira haya unikumbusha uzuri wa asili na hunipa hamasa ya kutoka inje na kufurahia mazigira. Sababu nyingine inayofanya nipende majira haya ni mtindo wa maisha unaoendana nayo. Wakati wa baridi ya wastani mtu anaweza kuvaa nguo nyepesi za joto bila kujifunga sana. Hii inanipa huru wa kuchagua mafazi yanayofaa na yanayofanya nijisikie vizuri. Pia napenda kunywa vinywaji vya moto kama chai au kahawa wakati wa majira haya. Jambo linaloongeza hali ya faraja ni utulifu. Kwa upande wa hisia majira ya baridi ya wastani, unifanya nijisikie mtulivu na mwenye mawazo mazuri. Sijisikii kuchoka haraka kama wakati wa joto kali. Wala sijisikii kukosa nguvu kama wakati wa baridi kali. Hii unisaidia kuwa makini zaidi katika kazi, masomo au shuguli nyingine muimu. Pia hunipa nafasi ya kutafakari, kupanga mipango na kujituza kisaikolojia. Zaidi ya hayo, majira haya ya nafaa kwa shuguli zaikijami, kukutana na marafiki, kutembea pamoja, au hata kukaa nje kuzungumza kuwa raisi na kufuraisha zaidi. Hakuna hanja ya kukimbilia kifulini kwa sababu ya joto kali au kujificha ndani kwa sababu ya baridi kali. Kwa ujumla, majira nina yoyapenda ni yale ya hali ya ewa ya wastani kwa sababu hunipa faraja, afya jema na amani ya moyo. Ni majira yanayonifanya nijisikie karibu zaidi na mazigira, watu na nafsi yangu. Na ndiyo maana na yachukulia kuwa majira bora zaidi kwangu.

Mchezaji wa mchezo ninaoupenda zaidi ni Lionel Messi. Mchezaji wa soka ambaye ametengeneza historia kubwa duniani kote. Napenda Messi si kwa sababu tu ya vipaji vyake uwanjani. Bali pia kwa sababu ya mwenendo wake. Nidhamu na namna anavyocheza kwa unyenyekevu na akili kubwa. Kwangu, Messi ni mfano halisi wa kipaji kinachokutana na kazi ngumu. Kwanza kabisa Messi anajulikana kwa uwezo wake wa kipekee wa kucheza mpira. Ana uthibiti mzuri wa mpira miguuni, kasi ya ajabu na uwezo wakupita wachezaji wengi bila kutumia nguvu nyingi. Anapokuwa na mpira, anaonekana kana kwamba mpira umefungwa miguuni mwake. Anaweza kupinga pasi sahihi, kufunga mambao kutoka pembe ngumu na kuunda nafasi za mambao kwa wenzake. Uchezaji wake unanivutia kwa sababu hauhusishi maenesho ya kupita kiasi, bali ufanisi na akili ya mchezo. Pili napenda Messi kwa sababu ya mchango wake katika timu. Ingawa ni nyota kubwa, mara nyingi huweka timu mbele ya umaarufu wake binafsi. Ana uwezo wa kushirikiana na wachezaji wenzake na kuwafanya waonekane bora zaidi. Hili linaonyesha kwamba yeye si mchezaji wa kujitaftia sifa pekee. Bali ni kiongozi wa vitendo, akiwa uwanjani, anasoma mchezo kwa haraka na kufanya maamuzi sahihi kwa wakati mwafaka. Sababu nyingine inayomfanya nimpende Messi ni nidhamu na unyenyekevu wake. Tofauti na wachezaji wengine, yeye si mtu wa kelele nyingi au majigambo. Anaacha miguu yake izungumze uwanjani. Hata baada ya kushinda tuzo nyingi na kuvunja rekodi nyingi, bado anaendelea kuwa mpole na mwenye heshima. Hii inanipa somo kwamba mafanikio makubwa hayahitaji kiburi. Pia safari ya maisha ya Messi inanipa hamasa kubwa. Alikumbana na chagamoto tangu akiwa mdogo, ikiwemo matatizo ya ukuwaji, lakini hakukata tamaa. Kupitia msaada, bidii na imani binafsi, aliweza kushinda vizigiti na kuwa mmoja wa wachezaji bora zaidi katika historia ya soka. Hadithi yake inanifundisha kuwa changamoto si mwisho wa safari, bali ni sehemu ya kujifunza na kukua. Zaidi ya hayo, Messi ameacha urithi mkubwa katika soka. Amehamasisha mamilioni ya vijana duniani kupenda mpira wa miguu na kuamini ndoto zake. Uchezaji wake unanifurahisha, unaniburudisha na wakati mwingine unanifanya nijisikie fahari kwa kuwa shabiki wa soka. Kwa ujumla Messi ni mchezaji ninayempenda kwa sababu ya vifaji vyake, nidhamu, mchango wa timu na hadithi yake ya maisha. Kwangu, yeye si mchezaji tu, bali ni mfano wa mafanikio yanayotokana na kazi ngumu, uvumilivu na unyenyekevu.

Kufanya marafiki wapya ni jambo muhimu katika maisha na mimi hufanya hivyo kwa jia ya kawaida, ya heshma na ya kujiamini. Ninaamini hurafiki wa kweli huwanza na mawasiliano mazuri, uaminifu na kuelewana. Usiharakishe urafiki bali uruhusu uendelee pole pole na kwa misingi imara. Kwanza kabisa jia ninayotumia kufanya marafiki wapya ni kuazisha mazungumuzo kwa uraisi, ninapokutana na mtu mkuu mpya uwanza kwa salamo za kawaida na mazungumuzo mepesi kama kuuliza siku yake, kazi, masomo au jambo linalotuusu sote. Kama tukio hau mazigira tuliyopo. Mazungumzo haya ya hawali usaidia kufunja ukimia na kuondoa hali ya wasiwasi. Pili ninazigatia sana kusikiliza kwa makini. Badale ya kuzungumza sana kuhusu mimi mwenyewe. Najaribu kumsikiliza mwenzangu, kuelewa mawazo yake, isia zake, na mambo anayopenda. Kusikiliza humfanya mtu ajisikie kudhaminiwa na hali na ili ni msingi mzuri wa urafiki Ninapouliza maswali ya heshima na kuonyesha niya ya kweli mazungumuzo huendelea kwa uraisi zaidi sababu nyingine muhimu ni kuwa mimi mwenyewe Sijaribu kujifanya mtu mwingine ili nipendwe Ninaamini hurafiki wa kweli ujengwa pale watu wanapokubali utu wa kila mmoja kuwa mkweli kuhusu maoni yangu, lakini kwa heshima usaidia kujenga huwaminifu. Watu wengi upenda mtu alie alisi na asiye na unafiki. Pia nafanya marafiki wapya kupitia shuguli za pamoja, kushiriki katika michezo, kazi za kijamii, masomo, au vikundi vya maslai maalum unipa nafasi ya kukutana na watu wenye mwelekeo unaofanana na wangu. Shukuli hizi uleta mazungumzo ya asili na ufanya urafiki ukue bila kulazimishwa. Zaidi ya hayo ninajitaidi kuwa mtu mwenye heshima na uruma kuwaheshimu wengine kutambua tofauti za mawazo na kuwa tayari kusaidia kunajenga picha zuli na kuimarisha mausiana. Watu huvutiwa na mtu anayewafanya wajisikie salama na kuthaminiwa. Kwa upande mwingine, ninajua kuwa si kila mtu atakuwa rafiki yangu na ilo nalikubali. Kukubali tofauti na kutolazimisha urafiki unisaidia kuepuka maumifu yasiyo ya lazima. Nachagua marafiki wanaoniheshimu, wanaonielewa na wanaonitia moyo kuwa mtu bora. Nafanya marafiki wapya kwa kuwasiliana kwa heshima, kusikiliza kwa makini, kuwa mkweli na kushiriki shuguli za pamoja. Ninaamini urafiki mzuri hauji kwa haraka, bali hujengwa, taratibu kupitia uaminifu, ufumilifu na mawasiliano ya kweli.

Napenda chai zaidi kuliko kahawa, na hii ni kwa sababu mbalimbali zinazo usiana na ladha, hisia, na adhali yake mwilini. Chai kwangu si kinywaji tu, bali ni sehemu ya utulifu, mazungumzo, na wakati wa kujitunza, inanafasi ya kipekee katika maisha ya kila siku. Hasa ni napoitaji kupumzika au kuanza siku kwa utaratibu mzuri. Kwanza kabisa napenda chai kwa sababu ya ladha yake, ladha yake laini na ya kupendeza. Tofauti na kahawa ambayo mara nyingi uwanaladha kali au chungu, chai inaladha ya wastani. Ambayo inaweza kubadilishwa kwa huraisi, inaweza kumyewa ikiwa na maziwa, tangawizi, mdalasini, iliki, na hata limau. Mchanganyiko uu unifanya nifurahiye kila funda bila kuhisi uchungu mwingi chai inanipa hisiya ya utulifu na faraja Unywaji wa chai moto hasa asubuhu au jioni unifanya nijisikie mtuli u na mwenye mawazo yaliopangika ni kinywaji kinachofaa Kinywaji kinachofaa wakati wakuzungumza na marafiki kusoma au kutafakari kahawa kwa kupande mwingine mara nyingi huusishwa na haraka au musisimuko mkubwa. Jambo ambalo sipendi sana. Sababu nyingine ni adhari ya chai mwilini. Chai inakiasi kidogo cha kafein ikilinganishwa na kahawa. Hivyo unipa nguvu ya taratibu bila kunifanya nijisikie na musisimuko kupita kiasi au wasiwasi. Bada ya kunywa chai, huwa na uwezo wakufanya kazi au kusoma kwa muda mrefu bila kuchoka haraka. Pia napenda chai kwa sababu ya utamaduni na urafiki unao hadamana nayo. Katika jamii nyingi, chai ni alama ya ukarimu, mgeni anapofika, chai uandaliwa kama ishara ya mapokezi. Hii unifanya niisi kuwa chai inaleta watu pamoja na kuimarisha mausiano ya kijamii. Kwa upande wa afya, chai inafaida nyingi. Chai ya majani kama chai ya kijani au chai ya rangi inavya mbato. Inavyo saidia mwili kupambana na mangojwa na kuboresha mmengenyo wa chakula Pia husaidia mtu kujisikia mwepesi na mwenye nguvu bila mzigo mkubwa kwa mwili Ata hivyo, sikuamba si chukii kahawa kabisa Kuna nyakati chache ambapo kahawa unisaidia hasa ninahipoitaji kukaa macho kwa muda mwrefu Lakini kwa matumizi ya kila siku, chai bado ndio chaguo langu kuu Napenda chai zaidi kuliko kahawa kwa sababu ya ladha yake laini, utulivu unaoleta, faida zake za kiafya na nafasi yake katika maisha ya kijamii. Chai kwangu ni kinywaji kinacholeta amani, faraja na muendelezo mzuri wa siku.

Nje, kumbu kumbu yangu ya kutisha zaidi ni Tukio, lililo nitokea nilipokuwa safarini polini jioni. Wakati hali ya hewa ilibadilika ghafla na nikajikuta nikiwa pekee yangu mbali na watu. Tukio hilo lili niacha na hofu kubwa sana na somo na somo muhimu ambalo sitolisahau kamwe. Ilikuwa siku ya kawaida ya matembezi ya nje. Nilikuwa nimetoka kutembea pamoja na watu wengine. Tukifurahia mazingira ya asili, upepo mwanana na sauti za dege. Hata hivyo, kutokana na kuchelewa kidogo nilibaki nyuma, nikiamini ningeweza kuwafikia kwa urahisi. Kadri munda ulivyopita, giza lilianza kuingia pole pole, na anga lilianza kubadilika rangi, upepo uliongezeka, na mawingu mazito yakaanza kukusanyika juu. Kilicho fanya tukio hili liwe la kutisha zaidi ni kimya kizito cha pori, sauti za dege zilipotea na kilicho baki ni sauti ya majani ya kinguzana na upepo na migu yangu ikikanyaga udogo. Kila sauti dogo ilionekana kubwa marakumi zaidi. Nilihisi kama kuna kitu kina nifuatilia, ingawa siku muona mtu wala mnyama yeyote. hOfu ilianza kuingia, taratibu akilini mwangu. Ghafla mvua ilianza kunyesha kwa nguvu. Ikifanya njia nilio kuwa napitia iwe ya utelezi. Nilijaribu kuharakisha mwendo lakini niliteleza na karibu kuanguka moyo wangu ulikuwa unapiga kwa kasi mikono ikitetemeka na mawazo yangu yakajaa hofu Kilicho nitia wasiwasi zaidi ni wazo la kupotea kabisa bila kujua nilipo Wakati huo nilisikia sauti nzito ikitokea nyuma ya vichaka sauti ile ili nishtua sana kiasi cha kusimama ghafla. Kwa sekunde chache nilihisi hofu kali isi yo elezeka. Nikithani huenda ni mnyama mkali. Baada ya muda mfupi niligundua ilikuwa ni mnyama wakawaida. Lakini hofu niliyo hisi kabla ya kutambua ukweli ilikuwa ya kutisha sana. Nilijaribu kujituliza kwa kupumua pole pole na kukumbuka mwele keo nilio toka. Hatimaye, baada ya kutembea kwa muda murefu nikiwa na hofu, niliona mwanga kwa mbali na kusikia sauti za watu hisia ya faraja na usalama ilinijia ghafla na ndipo nikatambua nilivyo kuwa nimeogopa Tukio hili liliniacha na kumbukumbu ya kutisha, lakini pia somo muhimu nilijifunza umuhimu wa kua makini wakati wa matembezi ya nje Kutoharakisha kubaki peke yako na kujiandaa kwa mbadiliko ya hali ya hewa Ingawa lilikua Tukiola kuongofia lili nifanya niwe mtu makini zaidi na mwenye heshima kwa nguvu ya mazingira ya asili.

Kufanya kazi ya na timu ya mbali, kunahitaji mawasiliano mazuri nidhamu binafsi na matumishi matumizi sahihi ya kiteknolojia. Ingawa hatupo pamoja kimwili, ninaamini ushirikiano mzuri bado unawezekana, endapo kuna mpangilio na heshma kati ya wanatimu. Mimi hufanya kazi na timu ya mbali kwa kuzingatia kanuni na mbinu kadhaa muhimu. Kwanza kabisa ninahakikisha kuna mawasiliano ya wazi na ya mara kwa mara. Kwa kuwa hatuonani uso kwa uso, kila siku mawasiliano hua nguzo kuu ya kazi ya timu ya mbali. Tunatumia barua pepe, ujumbe wa papo kwa hapo, na mikutano ya mtandaoni ili kubadilishana taarifa. Ninajitahidi kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kwa heshima. Na pia kuuliza maswali mapema ili kuepuka mkanganyiko. Pili, ninathamini sana upangaji na uwajibikaji. Kila mwanatimu anapojua jukumu lake na muda wa kukamilisha kazi, kazi husonga mbele kwa urahisi. Mimi hueka ratiba yangu binafsi kuorodhesha kazi za kila siku na kufuatilia maendeleo yangu. Pia huhakikisha ninatimiza ahadi zangu kwa wakati ili wanatimu wategemee mpangu mchango wangu. Sababu nyingine muhimu ni matumizi ya zana za kidigitali, zana kama majukwaa ya usimamizi wa miradi, kalenda za pamoja na hifadhi za faili mtandaoni husaidia timu kubaki kwenye mstari mmoja. Kupitia zana hizi, kila mtu anaweza kuona maendeleo ya kazi, kutuo maoni, na kushirikiana kwa urahisi bila kuchanganyikiwa. Pia ninazingatia heshima ya muda na tofauti za maeneo. Timu ya mbali mara nyingi huwa ya wanachama kutoka maeneo au nchi tofauti. Hivyo, ninaheshimu ratiba za wengine, tofauti za muda na mazingira yao ya kazi. Ninapo panga mikutano hujaribu kuchagua muda unaowafaa wengi na kuepuka usumbufu usio wa lazima. Zaidi ya kazi yenyewe, ninajali mahusiano ya kibinadamu. Ingawa kazi ni ya mbali ni muhimu kujenga uhusiano mzuri na wanatimu. Ninashiriki mazungumzo ya kirafiki kupongeza juhudi za wengine na kuonyesha shukran kwa mchango wao. Hii huongeza motisha na kuimarisha mshikamano wa timu. Aidha, ninajitahidi kuwa mwenye kujitegemea na kujithibiti. Kufanya kazi kwa mbali, kunahitaji mtu awe na nidhamu ya kujisimamia, bila kusukumwa kila wakati. Hujiwekea mazingira mazuri ya kazi, kupunguza visumbuvu, na kuhakikisha ninazingatia malengo ya siku. Kwa ujumla, nafanya kazi na timu ya mbali kwa kueka mawasiliano wazi, kutumia teknolojia kwa ufanisi, kuheshimu ratiba na kujenga uaminifu, ninaamini kuwa timu ya mbali inaweza kufanikiwa sana. Endapo kila mwanachama anachukua wajibu wake kwa umakini na ushirikiana.

Kujilinda dhidi ya vitisho vya mtandao ni jambo muhimu sana katika dunia ya leo ambapo teknolojia imetawala karibu kila nyanja ya maisha. Mimi hujilinda kutoka vitisho vya mtandao kwa kuchukua hatua za tahadhali nidhamu ya matumizi ya teknolojia na kujielimisha mara kwa mara kuhusu athari zinazoweza kutokea. Kwanza kabisa ninahakikisha ninatumia nywila imara na tofauti kwa akauti zangu zote. Nywila nzuri huwa na mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo. Namba na alama maalumu. Pia huepuka kutumia nywila ile ile kwenye akaunti nyingi kwa sababu endapo akaunti moja itavamiwa nyingine zitakuwa hatarini. Pale inapowezekana uwashia uthibitisho wa hatua mbili ilikuongeza kiwango cha usalama. Pili, ninakuwa makini sana na barua pepe na ujumbe ninaopokea. Sitofungua viambatanisho au kumbovya viungo kutoka kwa watu nisiofahamu. Vitisho vingi vya mtandao hutokea kupitia ulaghai wa barua pepe maarufu kama phishing ambapo wahalifu ujaribu kuni kupata taarifa binafsi kwa kujifanya kampuni hau mtu ninayemfamu. Ninapokuwa na shaka huhakikisha kwanza uhalali wa ujumbe kabla ya kuchukua hatuwa yeyote. Sababu nyingine muhimu ni kusasisha mara kwa mara programu na mifumo ninayotumia. Masasisho mara nyingi huja na maboresho ya usalama yanayoziba mianya inayaweza kutumiwa na wahalifu wa mtandao. Kuchelewesha masasisho kunaweza kuwacha kifaa kikiwa hatarini. Kwa hivyo, kuhakikisha simu, kompyuta na programu zangu zinasasishwa kwa wakati. Pia hutumia programu za usalama kama vile ya antivirus. Programu hizi husaidia kugudua na kuzuia programu hasidi kabla hazijaleta madhara makubwa. Ingawa hakuna mfumo ulio salama kwa asilimia miamoja, hatuwa hizi hupunguza hatari kwa kiwango kikubwa. Zaidi ya hayo, ninakua mwangalifu, ninapotumia mitandao ya uma ya Wi-Fi. Huepuka kuingia kwenye akaunti nyeti kama bengi au barua pepe muhimu, ninapotumia Wi-Fi ya uma. Ikiwa nilazima, hutumia huduma salama kama VPN ilikulinda taarifa zangu dhidi ya udukuzi. Kwa upande wa mitandao ya kijamii, ninadhibiti faragha ya taarifa ninazojishiriki. Sitagazi taarifa nyeti kama namba za simu, anuani, au maelezo ya kifedha kwa uma. Pia huchagua marafiki au wafuasi kwa uangalifu na huepuka kushiriki taarifa zinazoweza kutumiwa vibaya. Ninajilinda dhidi ya mtandao kwa kujielimisha mara kwa mara, kujifunza kuhusu mbinu mpya zinazotumiwa na wahalifu wa mtandao ili niweze kuzitambua mapema. Elimu hii hunifanya niwe makini zaidi na kufanya maamuzi salama ninapotumia teknolojia. Hivyo basi ninajilida dhidi ya vitisho vya mtandao kwa kuchanganya elimu, tahadhari na matumizi bora ya teknolojia. Ninaamini usalama wa mtandao unaanza na mtumiaji mwenyewe.

Uzoefu wakushangaza zaidi niliowahi kupata ni Tukio lililo nifundisha jinsi maisha yanavyoweza kubadilika ghafla na kwa namna isiyo tegemewa. Ulikuwa ni wakati ambao sikuutarajia kabisa. Lakini uliniacha na mshangao, furaha na somo la kudumu moyoni. Siku hiyo ilianza kama siku ya kawaida kabisa. Nilikuwa na ratiba ya kawaida, hakuna jambo la kipekee lililo onekana kutokea. Hata hivyo, nilipokua njiani kutekeleza shughuli zangu. Nilikubana na mtu ambaye sikutarajia kumuona tena maishani mwangu ilikuwa ni rafiki wa zamani ambaye tulikuwa tumepotezana kwa miaka mingi bila mawasiliano. Tulitazamana kwa mshangao, tukatabasamu na kwa muda mfupi tulikaa kimya tukijaribu kuamini kilichokuwa kinatokea. Kukutana huko kulinishangaza sana kwa sababu kulitokea mahali ambapo sikuwai kudhani ningemuona mtu niliye mfahamu zamani. Tulianza kuzungumza na kukumbushana maisha tulio pitia mafanikio, changamoto na mabadiliko yaliyo tokea kwa miaka yote. Tuliotengana ilikuwa ni hisia ya ajabu kuona jinsi mda ulivyopita lakini bado kulikuwa na ukaribu fulani uliobaki. Kilicho ni shangaza zaidi ni kugundua kuwa kukutana huko kulifungua mlango wa fursa mpya. Kupitia mazungumzo yetu niligudua kuwa rafiki huyo alikuwa akijihusisha na eneo ambalo nilikuwa nalipenda na kulitamani kwa mda mrefu. Alinishauri akanipa mwanga mpya wa mawazo na hata kunitia moyo kuchukua hatua ambazo nilikuwa naogopa hapo awali Sikuwai fikiria kwamba kukutana kwa bahati tu kungenisaidia kubadilisha mtazamo wangu wa maisha. Uzoefu huo ulinifundisha kuwa maisha yana mshangao mwingi na si kila kitu kinachopangwa ndicho hutokea. Wakati mwingine mambo mazuri hutokea bila maandalizi na hukupa mwelekeo mpya kabisa. Pia ulinifanya nitambue umuhimu wa kudumisha mahusiano kwa sababu huwezi kujua ni lini au wapi yatakusaidia tena. Zaidi ya hayo, tukio hilo lilinishangaza kihisia, lilinifanya nijisikie furaha, shukrani na matumaini mapya. Nilihisi kama ujumbe wa maisha uliwasilishwa kwangu. Kwamba ata katika siku za kawaida, kuna uwezekano wa jambo la kipekee kutokea. Tangu siku hiyo, nimekua nikijaribu kuishi kwa moyo uliyo wazi. Nikiamini kuwa kila siku ina nafasi ya kuleta mshangao mzuri Uzoefu huo wa kushangaza uliniacha na funzo kubwa kuwa tayari kwa mabadiliko, kuthamini watu na kuamini kuwa ata mambo madogo yanaweza kubadilisha maisha kwa njia kubwa ni kumbukumbu ambayo sitaisahau Kwa sababu ilinifanya nione dunia kwa macho mapya.

Ndiyo, nimewahi kununua tikiti za tukio, na uzeofu uo umefanya umekua wa kuvutia na wenye kunifundisha mambo mengi. Kununuwa tikiti si atuwa ya kawaida tu ya kuhudhuria tukio. Bali ni mwanzo wa safari ya matarajio maandalizi na hisia za furaha kabla ya tukio lenyewe kufanyika. Mara ya kwanza kununuwa tikiti ilikuwa kwa hajili ya tukio la Mburudani. Asa tamasha la muziki, nilikuwa nimesikia sana kuhusu msanii haliye kuwa akitumbuiza na nilitamani kumuona moja kwa moja jukuwaani. Nilijisikia na hamu kubwa lakini pia nilikuwa na wasiwasi kidogo kuhusu mchakato wa kununuwa tikiti. Asa kwa sababu ilikuwa mara yangu ya kwanza kufanya hivyo kwa njia ya mtandao. Nilipoanza mchakato wa kununuwa tikiti, nilijifunza umuhimu wa kupata taarifa sahihi, nilihakikisha najua tarehe, mda, mahali pa tukio na bei ya tikiti. Pia niliyakiki huwalali watyufuti au wakala aliyekuwa akiuzia tikiti ili kuepuka utapeli. Hatua hii ilinifanya ni jisikie salama na kujiamini zaidi katika ununuzi wangu. Bada ya kununua tikiti, nilihisi furaha na msisimiko mkubwa kuwa na tikiti mkononi ata ikiwa ni ya diki kidigitari. Kulinipa hisia kwamba tayari mimi ni sehemu ya tukio hilo. Nilianza kuhesabu siku zilizosalia adi tukio lifike. Nikipanga mavazi, usafiri, na hata watu nitakao kwenda nao, hisia hizi ziliongeza dhamani ya tukio kabla hata si halija fanyika. Siku ya tukio ilipofika nilitambua umuhimu wa kununuwa tikiti mapema. Kuingia kulikuwa rahisi, hakuna usumbuvu, na nilikuwa na uhakika wa nafasi yangu. Tukio lenyewe lilikuwa la kufuraisha sana muziki, watu na mazingira ilinifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Nilifurahia kuwa kwa kila dakika kwa sababu nilijua nilijiandaa vyema tangu katika hatuwa ya kununuwa tikiti. Zaidi ya burudani uzoefu huu huli nifundisha thamani ya kupanga mapema, kununuwa tikiti mapema, hunisaidia kuokoa mda kuepuka msongamano na wakati mwingine kupata bei nafuu. Pia hunisaidia kuwa na hamani ya akili ni kijua kuwa maandalizi yangu yako sawa. Nimewai pia kununuwa tikiti kwa hanjili ya matukio mengine kama michezo au warsha. Kila tukio lina ladha yake, lakini mchakato wakununua tikiti hubaki kuwa muhimu katika kuwakikisha uzoefu mzuri. Ninapofanya hivyo sasa huwa makini zaidi, nina uwelewa mzuri wa mchakato na najua nini cha kuzingatia. Hivyo basi, mimi nimenunua tikiti za tukio na uzoefu huo umekua mzuri, wakufurahisha, na wenye mafunzo, na wenye mafunzo. Kununua tikiti ni zaidi ya malipo ni hatua ya kwanza ya kushiriki kumbu kumbu nzuri ambapo hubaki akilini kwa mda mrefu.

Mandhari nzuri zaidi niliowahi kuona ni mandhari ya asili yenye mchanganyiko wa milima, maji na kijani kibichi. Maandhari ambayo hunifanya nitambue uzuri na nguvu ya mazingira ya dunia. Kila ninapokumbuka tukio hilo nahisi amani ya moyo na mshangao mkubwa kwa huu umbaji wa asili. Mandhari hiyo ilikuwa ni eneo lenye milima mirefu iliofunikuwa na kijani. Huku mawingu meupe yakizunguka vilele yake taratibu jua lilipokuwa linachomoza asubuhi miale yake iligonga majani na kufanya yameremete kama yamepakwa dhahabu nyepesi Ilikuwa ni taswira iliokuwa hai tulivu na yenye mvuto wa kipekee kiasi kwamba macho yangu hayakuchoka kuitazama chini ya milima hiyo kulikuwa ni mto safi wenye maji yanayotiririka kwa utulivu. Sauti ya maji ilikuwa ya kupumzisha. Ikichanganyika na sauti ya ndege waliokuwa wakiimba kwenye miti. Maji yalikuwa masafi. Kiasi chakua kisihanga na miti inayozunguka. Kana kwamba yalikuwa kioo cha asili. Nilipokaa karibu na mtu huo nilihisi kama muda ulikuwa umesimama. Kilichofanya mandhari yao iyo iwe ya kipekee zaidi ni hali ya hewa yake Kulikuwa na upepo mwanana uliobeba harufu ya udongo na mimea Harufu ambayo huwamusha hisia za uhai na utulivu kukuwa na kelele za magari wala kelele za miji Kilicho kuwepo ni sauti ya asili peke hali hii ilinifanya nijisikie huru na karibu zaidi na dunia bali kidogo, niliona huwanda mpana wa nyasi Uliopambwa na maua ya rangi tofauti maua mekundu, ya njano na ya zambarau yaliongeza uzuri wa mandhari hiyo yakifanya iyonekane kama mchoro uliopangwa na uangalifu mkubwa nyuki na vipepeo waliruka kutoka ua moja hadi jingine Wakiongeza huwai katika mazingira yale Manthari hiyo ilinifundisha dhamani ya mazingira ya asili nilihisi shukurani kubwa kwa fursa ya kushuhudia uzuri huo na pia nikatambua wajibu wa binadamu kuyalinda mazingira. Uzuri ule haukuwa wa macho tu, bali pia wa moyo na akili. Ulinisaidia kutafakari maisha, kupunguza msongo wa mawazo na kujikumbusha kuwa kuna mambo mazuri sana duniani ambayo hayahitaji gharama yoyote kuyaona. Kilichoniguza zaidi ni kwamba mandhari hiyo ilinipa hisia za amani ya ndani nilijisikia mdogo mbele ya ukubwa wa asili. Lakini pia nilijisikia kuwa sehemu ya kitu kikubwa na cha maana. Ilikuwa ni kumbukumbu ambayo siwezi kuisahau kwa sababu ilinifundisha kuwa uzuri wa kweli mara nyingi hupatikana pale tunapochukua muda wa kuangalia na kuthamini mazingira yanayotuzunguka. Mandhari zuri niliowaikuona ni ile iliounganisha milima, maji, mimea na utulivu. Mandhari hayo ilinikumbusha uzuri wa dunia na umuhimu wa kuilinda kwa vizazi vijavyo.

Wakati wa furaha najifurahisha kwa njia mbali mbali, zinazochanganya hisia, mwili na mausiano. Na wakati mwingine, ninaamini furaha haipaswi kupita bila kuhithamini. Kwa sababu ni nyakati kama hizo, ndizo utupa nguvu ya kuendelea mbele maishani. Kwa hiyo, ninapokuwa na furaha ujitahidi kuienzi na kuhifanya iwe kumbu kumbu ya kudumu. Kwanza kabisa, njia mojawapo ninayotumia kujifurahisha ni kushiriki furaha yangu na watu ninawapenda. Ninapopata habari jema au kufanikisha jambo fulani, hupenda kuzungumza na familia au marafiki. Kushiriki kicheko, pongezi na maneno ya kutia moyo huongeza ladha ya furaha. Furaha inaposhirikiwa uonekana kuongezeka mara dufu na uimarisha mahusiano yangu na watu wa karibu. Pili, ninajifurahisha kwa kujipa zawadi dogo. Ii inaweza kuwa kitu rahisi kama kujitayarishia chakula ninachokipenda, kununua kitabu au kujipa muda wa kutazama filamu au kusikiliza muziki ninaoupenda. Zawadi hizi ndogo unikumbusha kuwa najidhamini na ninastaili kufuraiya matunda ya juhudi zangu. Sababu nyingine ni kufanya shughuli ninazozipenda. Wakati wa furaha, napenda kutoka inje kutembea, kufurahia mazigira ya asili, au kufanya mazoezi mepesi. Mwili unapokuwa katika hali ya harakati, akili pia hujaa nguvu chanya. Pia upenda kucheza michezo kwa burudani au kushiriki katika shughuli za ubunifu kama kuandika, kuchora au kupika kitu kipya. Zaidi ya hayo najifurahisha kwa kuweka kumbu kumbu za furaha, ninapenda kupiga picha, kuandika kwenye daftari la kumbu kumbu au hata kutafakari kimya, kimya kuhusu kilicho nifanya ni jisikie vizuri. Nisaidia kukumbuka kuwa, ata nyakati ngumu zinapokuja, kuna nyakati zuri ambazo tayari nimezipitia. Pia wakati wa furaha hujitaidi kuonyeshe shukurani. Huwa nafikiria mambo yaliyo fanikisha furaha hiyo. Watu walio nisaidia, juhudi nilizoweka, na fursa nilizopata. Kuonyesha shukrani iwe kwa maneno au kwa vitendo. Unifanya nijisikie kutosheka zaidi na kupunguza kiburi shukrani unifanya nitambue kuwa furaha haiji kwa bahati tu mbali mara nyingi ni matokeo ya mushikamano na juhudi za pamoja Kwa upande wa ndani najifurahisha kwa kujipa mda kwa kutulia na kufurahia hisia zangu Sitaki kuharakisha kutoka kwenye furaha kuenda kwenye shughuli nyingine bila kuidhamini Hivyo, huchukua mda wa kupumua kwa kina, kutambasamu, na kujiruhusu kufurahia hisia hiyo kikamilifu. Hii unisaidia kuwa na amani ya ndani na kuridhika. Haidha, wakati wa furaha ujitahidi kushiriki wema na wengine, furaha hunipa motisha ya kusaidia, kutia moyo, au kumfurahisha mtu mwingine. Ninaamini furaha ya kweli uongezeka unapomfanya mwingine afurahi pia, ata kwa jambo ndogo kama tabasamu au neno jema. Kwa ujumla, najifurahisha wakati wa furaha kwa kushiriki na wengine, kujithamini, kufanya ninachopenda, kuhifadhi kumbukumbu, na kuonyesha shukrani. Njia hizi unisaidia kuifanya furaha isiwe ya mda mfupi, bali tu iwe chanzo changu.

Ndio, napenda kuskiliza redio na ninaiona kama chanzo kizuri cha habari, burundani na mawasiliano. Redio ina upekee wake kwa sababu inanipa taarifa na burundani bila kuhitaji macho yangu. Hivyo naweza kuisikiliza wakati ninafanya shughuli nyingine. Kwanza kabisa napenda redio kwa sababu ya habari za moja kwa moja. Kupitia redio na pata taarifa za haraka kuhusu matukio yanayo endelea kama habari za kitaifa na kima taifa, hali ya hewa au taarifa za usalama. Hii hunisaidia kubaki na kuelewa yanayo tokea duniani kwa urahisi na haraka. Pili redio inanivutia kwa muziki na vipindi vya burudani. Napenda kusikiliza nyimbo mbalimbali, kuanzia mziki wa zamani, hadi wa kisasa. Kulingana na kipindi ninachosikiliza, pia vipindi vya mazungumzo hunipa maarifa mapya, usheuri wa maisha na mitazamo tofauti kutoka kwa watu mbalimbali. Sababu nyingine ni urahisi na upatikanaji wa redio. Inaweza kusikilizwa nyumbani, kazini, au hata njiani kupitia simu au redio ya ngari. Haihitaji interneti yenye kasi kubwa, jambo linalo ifanya iwe rafiki kwa watu wengi. Hasa maneno ambayo huduma za mitandao si imara. Zaidi ya hayo, redio ina mchango mkubwa katika kuunganisha jamii. Vipindi vinavyo zungumuzia masuala ya kijamii, elimu na afya husaidia kuelimisha na kuhamasisha watu. Pia redio hutoa nafasi kwa wasikilizaji kushiriki mawazo yao kupitia simu au ujumbe jambo linaloleta hisia ya ushiriki na umoja. Hata hivyo kuskiliza mimi huwa sisikilizi redio kila wakati. Kuna nyakati napendelea vyanzo vingine kama podcast au mziki wakuchagua mwenyewe. Lakini bado redio inanafasi maalum kwa sababu ya urahisi wake na ladha ya asili ya mawasiliano ya moja kwa moja. Hivyo basi mimi napenda kuskiliza redio kwa sababu inaleta habari, mziki, elimu na muunganiko wakijamii kwa njia rahisi na inayopatikana kwa kila mtu. Kwa hivyo nawahimiza pia wale wasio na redio wafike madukani wanunue redio na waanze kusikiliza manake redio ni nzuri.

Ndiyo, najiona kuwa mtu wa ubunifu ingawa ninaamini ubunifu hauji kwa namna moja tu. Kwangu ubunifu ni uwezo wa kufikiria kwa njia tofauti. Kutatua matatizo kwa binu mpya na kujieleza kwa uhuru kupitia mawazo na vitendo. Sio lazima mtu awe msanii au mbunifu wa kitaaluma ili aitwe mbunifu ubunifu unaweza kuonekana katika maisha ya kila siku. Kwanza kabisa, ubunifu wangu ujitokeza katika njia ninafyofikiri na kutatua changamoto. Ninapokutana na tatizo spendi kushikilia suluhisho moja tu. Ujiuliza maswali, uangalia tatizo kutoka pande mbali mbali na kujaribu binu tofauti hadi nipate suluhisho linalofaa. Hii unisaidia kuwa mwepesi wa mawazo na kuepuka kukata tamaa ninapokumbana na changamoto. Pili, najiona mfunifu katika mawasiliano au uandishi. Napenda kucheza na maneno, kueleza mawazo kwa njia iliyo wazi na ya kufutia. Na kubandilisha ujumbe kulingana na hadhira iwe ni kuandika maelezo, handithi au ata mazugumzo ya kawaida Mimi ujitahidi kuleta mguzo wa kipekee unaofanya ujumbe uwe hai na unaoeleweka kiraisi. Ubunifu wangu pia uonekana katika shuguli za kila siku kwa mfano, ninapopika spendi kufuata mapishi kwa ukali kila wakati. Mara nyingi hujaribu kuchanganya viungo tofauti au kubadilisha njia ya upishi ili kupata ladha mpya. Vivyo hivyo, katika kupanga ratiba au kufanya kazi, mimi utafuta jia raisi na mbora zaidi za kutimiza malengo bila kupoteza mda au nguvu nyingi. Zaidi ya hayo najiona mbunifu katika namna ninafyoshirikiana na watu, kila mtu ana tabia, mtazamo na maitaji tofauti. Hivyo, ujaribu kubadilisha mtindo wangu wa mawasiliano ili kuelewana vyema na watu wa aina mbalimbali. Uwezo huu wa kubadilika na kufikiri kwa haraka ni sehemu ya ubunifu wa kijamii. Hata hivyo, ninaamini ubunifu hauji kila wakati kwa nguvu ile ile. Kuna nyakati ambapo mawazo hayaji kwa uraisi au ninahisi kama nimekwama katika hali kama hizi, mimi ujitahidi kujipa muda, kupumzika, au kujihusisha na vitu vinavyonipa mskumo kama kusoma, kusikiliza mziki, au kutembea nje. Mara nyingi, mawazo mapya huja pale akili inapokuwa imetulia. Ninaamini ubunifu ujifunzo ufunzwa na kukuzwa. Kati mtu anafyojifunza mambo mapya kukutana na watu tofauti na kujaribu uzoefu mpya. Divyo umbunifu wake unavyoongezeka, diyo maana upenda kujifunza, kuuliza maswali na kuwa wazi kwa mawazo mapya ata kama yanapigana na yangu. Hivyo basi najiona kuwa mtu wa umbunifu kwa sababu nafikiria kwa jia pana, najieleza kwa uhuru na utafuta jia mpya za kufanya mambo. Ubunifu kwangu si kipaji cha kuzaliwa tu bali ni mtanzamo wa maisha unaonisaidia kukua, kujifuza na kufurahia dunia kwa mtanzamo tofauti.

Kuuwianisha kazi na maisha ya binafsi ni jambo muhimu sana katika kuwakikisha afya jema ya mwili, akili na mausiano ya kijamii. Mimi hujaribu kufanya ivyo kwa kueka mipaka iliyo wazi, kupanga mda kwa wangalifu na kujituma binafsi. Ninaamini mafanikio ya kweli ayapatikani kazini pekee, bali pia katika ubora wa maisha nje ya kazi. Kwanza kabisa, ninakikisha naweka mipaka kati ya kazi na maisha binafsi. Nikiwa kazini hujitahidi kuzigatia majukumu yangu kwa umakini na ufanisi. Lakini ninapomaliza mda wa kazi, mimi hujitahidi kuwacha maswala ya kazi mahali pake. Kuyepuka kuendelea kuangalia barua pepe au hujumbe wa kwanza mara kwa mara wakatu wa mda wangu ubinafsi. Isipokuwa pale inapokuwa umuhimu sana. Hii unisaidia kupumzisha akili na kuzigatia maisha yangu ya binafsi. Bili ninatumia upangaji mzuri wa mda, mimi huandaa ratba ya kila siku au ya kila wiki inayo jumuisha mda wakazi. Mapumziko, familia, marafiki na mda wangu binafsi. Kwa kupanga mapema naweza kuona kwa uwazi majukumu yangu na kuwakikisha hakuna upande unaopuuzwa. Pia, mimi upanga kazi kulingana na vi. Paumbele, jambo linalonisaidia kuwepuka msongamano wa kazi na msongwa mawazo. Sebabu nyingine muimu ni kujidhamini na kujitunza. Mimi utabua kuwa siwezi kufanya kazi kwa ufanisi ikiwa mimi mwenyewe sina hafya njema. Ivyo, mimi ujitahidi kupata usingizi wa kutosha, kula vizuri na kufanya mazoezi ya mwili. Pia ujitengea muda wa kufanya vitu vinavyo nifuraisha kama kusoma, kusikiliza mziki au kutembea. Aya yote unipanguvu ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii bila kuchoka kupita kiasi. Pia mimi ujifunza kusema apana pale inapobidi. Si kila jukumu au ombi linapaswa kukubaliwa. Asa kama litanifuruga ratiba au kuniongeza mzigo usio walazima. Kwa kusema apana kwa heshima naweza kulinda mda wangu binafsi na kuzigatia majukumu yalio muhimu zaidi. Zaidi ya ayo minadhamini sana mausiano ya kijamii. Mimi utega mda wakukutana na familia na marafiki. Kwa sababu mausiana haya unipa msaada wakisia na familia kuwa na watu wakaribu. Unisaidia kupunguza msongwo wa mawazo, unaotokana na kazi na kunikumbusha kuwa kuna maisha zaidi ya kazi. Kwa upande wa kazi, ninajitahidi kuwa mwenye ufanisi badala ya kufanya kazi kwa mda mrefu. Badala ya kufanya kazi masaa mengi bila mpangilio. Mimi ujikita katika kufanya kazi kwa umakini, dani ya muda uliopangwa. Ii hunipa nafasi ya kupata mda wa kupumzika bila kujisikia hatia. Ivyobasi na uyanisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kueka mipaka kupanga mda, kujiitunza na kurthamini mahusiana. Ninaamini huyano mzuri kati ya kazi na maisha ya binafsi unifanya niwe mwenye furaha zaidi. Mwenye afya jema na mwenye tija katika nyanja zote za maisha.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa njia inayo changanya hamu ya ndani, vitendo halisi na kutafakari. Kwangu, kujifunza si jambo la kulazimishwa mbali ni mchakato wa asili ina unautokana na undadisi na hamu ya kukua. Kila ninapo jifunza jambo jipya, mimi ujaribu kulifanya liwe sehemu ya maisha yangu ya kila siku, ili nisibaki kwa maarifa ya juu juu tu. Kwanza kabisa, napenda kujifunza kwa kuuliza maswali. Maswali unisaidia kuelewa kwa kina na kufungua milango ya maarifa mapya. Ninapo kutana na jambo nisilo lielewa, siogopi kuuliza au kutafuta majibu. Kuuliza 'kwa nini? ', 'na vipi? ' Unifanya niingie ndani zaidi ya mada na sikukariri tu. Njia hii unisaidia kujenga, uelewo wakudumu, pili napenda kujifunza kwa kusoma na kusikiliza. Vitabu, makala, vi vipindi vya radio, podcast na video vya kielimu unipa taarifa kutoka kwa watu wenye uzoefu na maarifa mbalimbali Napenda kusoma kwa utulivu. Nikichukua muda kuelewa na kutafakari kile nilichosoma. Kuskiliza pia, unisaidia sana. Hasa ninapokuwa nafanya shughuli nyingine kama kutembea au kupumzika. Njia nyingine ninayo ipenda ni kujifunza kwa vitendo. Ninaamini mtu ujifunza vizuri zaidi anapojaribu mwenyewe. Iwe ni kujifunza teknolojia mpya, kupika chakula kipya, au kujifunza ujuzi wa vitendo. Mimi ujaribu kufanya kwa mikono yangu. Makosa ninayofanya, unifundisha zaidi kuliko kusoma peke yake kupitia vitendo, maarifa hubadilika kuwa ujuzi halisi. Pia napenda kujifunza kwa kubadilishiana mawazo na watu wengine.Mazungumzo na watu wenye mitazamo tofauti, unipa njia mpya ya kufikiri. Ninapozungumza na marafiki, walimu au watu wenye uzoefu mimi hujifunza si tu! Kutoka kwa maneno yao, mbali pia kutoka kwa uzoefu wao wa maisha. Kujifunza, si tu! Kutoka kwa kujifunza kwa pamoja unifanya niwe wazi zaidi ya mwenye uvumilivu kwa mawazo tofauti Zaidi ya hayo napenda kujifunza kwa kueka malengo madogo na ya kweli. Badala ya kujilazimisha kujifunza kila kitu maramoja, uweka, mimi uweka hatua ndogo ndogo, njia hii unisaidia kuepuka, kuchoka na kunifanya nijisikie mafanikio kila ninapofikia hatua fulani. Mafanikio madogo unipa motisha ya kuendelea kujifunza zaidi. Napenda pia kujifunza kwa kutafakari na kujipima. Baada ya kujifunza jambo jipya, mimi ujiuliza nilicho jifunza ni nini?, na ninawezaje kukitumia katika maisha yangu. Tafakari unisaidia kuimarishia maarifa na kuiunganisha na uzoefu wangu binafsi. Bila tafakari, maarifa yanaweza kupotea haraka. Muhimu zaidi, napenda kujifunza kwa mtazamo chanya. Naona kila siku kama fursa ya kujifunza katika, kujifunza kitu kipya, ata kutoka kwenye makosa au changamoto. Ninapkosea, sioni kama nashindwa, mbali kama somo. Mtazamo huu unifanya nisiogope, kujifunza mambo mapya, ata kama yanaonekana magumu mwanzoni.

Ninajisikia mchanganyiko wa hamasa na tahadhari linapokuja swala la wasilisho. Kwa upande mmoja, wasilisho hunipa fursa nzuri ya kushiriki mawazo, maarifa na kazi niliyofanya na wengine. Kwa upande mwingine, mimi hujitahidi maandalizi mazuri na kujiamini ili ujumbe ufike kwa ufanisi. Kwanza kabisa, napenda wasilisho kwa sababu ni njia ya kuwasiliana kwa uwazi. Inaniruhusu kueleza mawazo yangu kwa mpangilio, kutumia mifano na kujibu maswali moja kwa moja. Ninapokuwa nimejiandaa vizuri, mimi hujisikia nikiwa na uhakika na hata kufurahia mchakato wa kuwasilisha. Ni wakati ambao naweza kuonyesha uelewa wangu wa mada na uwezo wa kueleza kwa lugha rahisi Hata hivyo, siwezi kusema kuwa sina wasiwasi kabisa Kabla ya wasilisho mara nyingine hujitokeza hofu ndogo hasa kuhusu kusahau hoja kuulizwa swali ngumu au jinsi hadhira itakavyopokea ujumbe wangu wasiwasi huu hunifanya nijitayarishe zaidi Mimi hupitia mada mara kadhaa kupanga hoja zangu na hujaribu kutabiri maswali yanayoweza kuulizwa Kinachonisaidia zaidi ni maandalizi na mazoezi Ninapofanya mazoezi ya kuwasilisha, kujiwekea muda na kupanga mwanzo, kati na mwisho wa wasilisho Mimi hujisikia mtulivu zaidi Pia kutumia vielelezo kama slaidi, michoro au mifano halisi hunisaidia kueleza hoja kwa ufanisi na kuifanya hadhira ibaki makini. Pia ninaamini kuwa wasilisho ni ujuzi unaojengwa taratibu. Kadri ninavyopata uzoefu wa kuwasilisha mara nyingi ndivyo kujiamini kunavyoongezeka. Makosa kidogo ninayofanya hunipa somo la kuboresha mara inayofuata. Badala ya kuogopa makosa, mimi hujifunza kuyakubali kama sehemu ya ukuaji. Kwa ujumla, ninajisikia chanya kuhusu wasilisho. Naliona kama fursa ya kujifunza kushirikiana na kukuza ujuzi wa mawasiliano Kwa maandalizi mazuri, mazoezi na mtazamo chanya. Wasilisho huwa si chanzo cha hofu bali ni jukwaa la kuonyesha uwezo wa kushiriki maarifa kwa ufanisi.

Uzoefu wa kazi ulio nifundisha zaidi ni kufanya kazi katika timu yenye watu wa tabia, ujuzi na mitazamo tofauti. Uzoefu huu ulinipa mafuzo muhimu. Si tu kuhusu kazi yenyewe, bali pia kuhusu maisha, mawasiliano na ukuwaji binafsi. Kupitia kazi hii nilijifunza mambo ambayo singeweza kujifunza darasani au kwa kusoma vitabu pekee. Kwanza kabisa uzoefu huu ulinifundisha umuhimu wa mawasiliano mazuri kazini. Nilipogundua kuwa kila mtu ana namna yake ya kuelewa na kutekeleza majukumu nilitambua kuwa kuzungumuza kwa uwazi na kusikiliza kwa makini ni muhimu sana. Kulikuwa na nyakati ambapo kutoelewana kulisababisha makosa au kuchelewesha kazi. Kupitia hali hii nilijifunza kuuliza maswali mapema, kutoa maelezo kwa uwazi na kuthibitisha kama ujumbe umeeleweka. Ujuzi huu umekua muhimu sana ata nje ya kazi. Kazi hii hunifundisha uvumilivu na nidhamu. Kulikuwa na nyakati ambazo, mzigo wa kazi ulikuwa mkubwa, mda ulikuwa mchache na matarajio yalikuwa makubwa. Haikuwa rahisi kila wakati lakini nilijifunza kupanga mda wangu, kueka vipa umbele na kufanya kazi kwa umakini hata chini ya shinikizo. Nilijifunza kuwa mafanikio hayaji kwa haraka Bali yanahitaji juhudi za mara kwa mara na kujitua Uzoefu huu pia ulinifundisha kuchukua uajibikaji Kulikuwa na majukumu ambayo yalitegemea mchango wangu moja kwa moja Nilipotambua kuwa makosa yangu yanaweza kuadhiri timu zima Nilianza kufanya kazi kwa makini zaidi kujifunza kukubali makosa, kuyaelewa na kuyarekebisha Kulinijenga kuwa mtu mwenye uwajibikaji na kujiamini zaidi Zaidi ya hayo ilinifundisha kufanya kazi na watu tofauti Sio kila mtu ana mawazo au mbinu zinazofanana na zangu awali ilikuwa changamoto kukubaliana na mitazamo tofauti Lakini badaye nilitambua kuwa tofauti hizo ndizo huleta ubunifu na suluhisho na suluhisho bora Nilijifunza kuheshimu maoni ya wengine Hata pale nisipo kubaliana na na kutafuta muafaka kwa masilahi ya pamoja Nilijifunza thamani ya kujifunza kila wakati kazi ilinionyesha kuwa dunia inabadilika haraka na mtu anayesimama kujifunza hubaki nyuma Kupitia kazi nilijifunza ujuzi mpya, mbinu bora ya kufanya kazi na hata kujitathmini ili nijiboreshe. Kile changamoto niliokutana nayo ilinipa somo jipya. Zaidi ya yote, uzoefu wa kazi ulinifundisha, kujiamini na kujitambua. Nilijifunza uwezo wangu, mipaka yangu na maeneo ninayo hitaji kujiboresha. Mafanikio madogo niliopata yalinipa motisha na changamoto zilinijenga kisaikolojia. Hivyo basi, uzoefu wa kazi ulinifundisha mengi, kuhusu nidhamu, uvumilivu, kufanya kazi na watu, mawasiliano, uwajibikaji. Haya mafunzo yote yamenisaidia, sio tu kwa mfanya kazi bora, bali pia kuwa mtu aliye komaa zaidi katika maisha ya kila.

Ndio, napenda sana kupiga chombo cha mziki, ata kama si kila wakati napata nafasi ya kufanya hivyo, mara kwa mara. Mziki kwangu ni lugha ya hisia na kupika chombo cha mziki unipa njia ya kujieleza, kupumzika na kuungana na nafsi yangu ya ndani. Nishughuli inayoniletea furaha, utulifu, na wakati mwingine changamoto zinazo nijenga. Kwanza kabisa, kinacho nifanya nipende kupiga chombo cha mziki ni uwezo wake wa kuonyesha hisia bila maneno. Wakati mwingine ni vigumu kueleza furaha, huzuni au msongo wa mawazo kwa maneno. Lakini kupitia mziki hisia hizo hutoka kwa hurahisi, kupiga chombo hunifanya nijisikie uhuru, kana kwamba mawazo yote yanapumzika na kubaki sauti na midundo peke. Napenda kupiga chombo cha mziki kwa sababu ni njia ya kujifunza nidhamu na subira. Kujifunza hala yoyote ya mziki kunahitaji mazoezi ya mara kwa mara, umakini na uvumilivu. Si kila wakati midundo utoka kama ilivyo pangwa na kwa mara nyingine mimi ukosea noti au mpangilio. Ata hivyo, makosa hayo unifundisha kutokata tamaa na kuendelea kujaribu hadi nifanye vizuri zaidi. Kupitia mziki nimejifunza kuwa maendeleo uja taratibu. Sababu nyingine ni kwamba kupiga chombo cha mziki unisaidia kupunguza msongo wa mawazo baada ya siku ndefu au changamoto. Nikikaa na chombo cha mziki hujisikia nafuu, mawazo yanatulia, pumzi huwa zito na akili huanza kupata utulifu. Mziki huwa kama tiba ya akili na moyo. Hasa ninapocheza kwa ajili yangu mwenyewe bila shinikizo la athira. Napenda pia kupiga chombo cha mziki kwa sababu hunipa nafasi ya ubunifu. Mara nyingine napenda kufuata nyimbo zilizopo Lakini pia ufurahia kujaribu midundo mipya au kuunda sauti zangu mwenyewe ubunifu huu unifanya nijisikie hai na mwenye uwezo wa kuunda kitu kipya kutoka kwenye mawazo yangu ni hisia ya kuridhisha sana kuona wazo linageuka kuwa mziki Zaidi ya hayo mimi upiga chombo cha mziki kupiga chombo cha mziki unisaidia kuungana na watu wengine mziki uleta watu pamoja bila kujali tofauti zao Iwe ni kupiga mziki na marafiki kuimba pamoja na au kushiriki katika matukio ya kijamii. Mziki ujenga mahusiano na kuleta furaha ya pamoja ni njia rahisi ya kushirikiana na kuelewana. Hata hivyo, napenda kukiri kwa kupiga chombo cha mziki, pia huja na changamoto. Inaitaji muda, mazoezi, na wakati mwingine, motisha ya ziada. Kuna nyakati ambazo uhisi kama maendeleo ni madogo, lakini uzoefu huu unifundisha kuwa dhamani ya mziki. Haipo tu katika ukamilifu, bali katika safari ya kujifunza mwenyewe Napenda kupiga chombo cha mziki kwa sababu kinanijenga kiakili, kihisia na hata kijamii ni chanzo cha furaha, tiba ya msongo wa mawazo na njia ya kujieleza kwa uhuru Hata kama sitakuwa mtaalamu, kupiga chombo cha mziki ni sehemu muhimu ya maisha yangu ni kitu ambacho ningependa kuendelea kukifanya kwa mda mrefu zaidi.

Timu bora ya mpira wa kirugby wa kimarekani kwa maoni ya watu wengi hasa kwa kuzingatia historia, mafanikio na ushawishi wake ni New England Patriots. Timu hii imejijengea jina kubwa katika ligi ya taifa ya mpira wa miguu ya Marekani na imekua mfano wa mafanikio nidhamu na ushindani wa hali ya juu kwa miongo kadhaa New England Patriots ilianzishwa mwaka wa 1959 na makao yake yapo katika jimbo la Massachusetts. Ingawa timu hii ilianza kwa mafanikio ya kawaida ilikuja kung'ara zaidi kuanzia mwanzoni mwa miaka ya 2000 Kipindi hiki ndicho kilichoifanya Patriots kutambuliwa kama timu bora zaidi katika historia ya kisasa ya NFL Mafanikio yao ya makubwa yalichangiwa sana na ushirikiano kati ya kocha mkuu vile Belchiki na mchezaji maarufu Tom Brady ambaye anachukuliwa kuwa mmoja wa wachezaji bora kabisa kuwahi kucheza mchezo huu sababu kubwa inayofanya Patriots ichukuliwe kuwa timu bora zaidi ni idadi ya mataji waliyoshinda. Timu hii imeshinda Super Bowl mara nyingi kuliko timu nyingi nyingine. Jambo linaloonyesha udhabiti wao katika kiwango cha juu kwa muda mrefu kushinda si rahisi katika NFL kwa sababu ya ushindani mkali Lakini Patriots waliweza kudumisha ubora wao kwa miaka mingi Jambo ambalo ni nadra sana mbali na mataji, Patriots walijulikana kwa mtindo wao wa uchezaji uliopangiliwa vizuri. Timu hii haikutegemea nyota mmoja pekee bali ilijenga mfumo imara na wa kazi ya pamoja Kila mchezaji alikuwa na jukumu maalum na nidhamu ilikuwa mdingi wa mafanikio ya kocha Bill alijulikana kwa uwezo wake wa kuchambua wapinzani na kubadili mbinu kulingana na hali ya mchezo Jambo lililoipa timu faida kubwa Patrons pia imechangia sana kuinua umaarufu wa mpira wa kirugby wa kimarekani duniani Kupitia mchezo mikubwa, fainali za kusisimua na wachezaji mashuhuri, mashabiki wengi kutoka nchi mbalimbali walianza kufuatilia NFL. Timu hii ili ikawa kivutio kikubwa, si kwa Wamarekani tu, bali kwa mashabiki wa michezo duniani kote Hata hivyo, kuwa timu bora haimaanishi kutokosolewa. Patrots pia walikumbana na machangamoto na mabishano, lakini walionyesha uwezo wa kurejea kwa nguvu baada ya vipindi ngumu. Uwezo wao wa kujifunza kutokana na makosa na kuendelea kushindana katika kiwango cha juu Uliimarisha zaidi hadhi yao Hivyo basi mimi nafikiria Patriots inachukuliwa kuwa timu bora ya kirugby kwa sababu ya historia yao ya mafanikio, nidhamu, viongozi bora na mchango wao kwa michezo mikuu Ingawa kuna timu nyingine kali kama San Francisco, Patriots wameacha alama isiyofutika katika historia hii timu hii imeonyesha kuwa ubora wa ukweli unatokana na kazi ya pamoja mipango dhabiti na kujitolea kwa muda murefu zaidi Hivyo basi Patrots ni timu bora zaidi Marekani.

Zawadi zuri zaidi niliyowahi kupokea siyo tu kitu cha thamani ya pesa bali ni zawadi yenye maana ya kihisia na kupukumbu ya kudumu Zawadi hii ilikuwa ni kitabu maalum nilichopewa na mtu wa karibu sana kwangu. Katika kipindi ambacho nilikuwa na nikipitia changamoto za maisha. Ingawa kwa macho ya inje kitabu kinaweza kuonekana kama zawadi ya kawaida, kwangu kilikuwa chanzo cha faraja, motisha na mabadiliko na mabadiliko makubwa katika mtanzamo wangu wa maisha Kilichofanya zawadi hii iwe ya kipekee ni wakati niliyoipokea Nilikuwa katika kipindi cha mkanganyiko na umamuzi mangumu kuhusu mstakabali wangu mtu aliyenipa zawadi hii alinifahamu vizuri. Alijua napenda kusoma na pia alitambua kuwa niliitaji maneno ya kunitia moyo.Dani ya ukurasa wa kwanza wa kitabu aliandika unjube mfupi lakini wenye nguvu uliokuwa unahimiza nisiongope changamoto na niamini uwezo wangu ujumbe huu ndio uliyoifanya zawadi iyo iwe ya dhamani isiopimika Nilipoanza kusoma kitabu hicho Nilikundua kuwa kilikuwa zaidi ya andithi au maelezo ya kawaida Kila sura ilionekana kunizungumza moja kwa moja. Ikininguza katika hisia na kunifanya nitafakari maisha yangu kwa kina Nilijifunza kuhusu ufumilifu, matumaini na umuhimu wa kuendelea mbele ata pale ambapo yanapoanekana kuwa mangumu Kitabu kilinipa mtanzamo mpya na kunisaidia kuona changamoto kama fursa ya kujifunza badala ya vizuizi. Zawadi hii pia ilinifundisha thamani ya watu wanao kujali kwa dhati. Ukweli kwamba mtu alichukua mda kuchagua zawadi inayolingana na mahitaji yangu ya wakati huo Ulionyeshe upendo na uelewa mkubwa. Kila ninapokishika kitabu hicho hadi leo mimi ukumbuka si tu maudhui yake, bali pia hisia za kujaliwa na kuugwa mkono nilizohisi nikipokea. Zaidi ya hapo, zawadi hii ilinipa mskumo wa kudumu, haikuwa zawadi ya mda mfupi inayonifuraisha kwa siku chache kisha kusaulika badala yake imeendelea kuniongoza kwa miaka mingi Kuna nyakati ambazo narudia kurasa fulani ili kujikumbusha masomo nilioyapata. Kwa njia hiyo, zawadi hii imekua kama rafiki wa kimya aliye nikumbusha maadili na malengo yangu. Pia ilinifanya nitambue kuwa zawadi bora sio lazima ziwe ghali Kinachofanya zawadi iwe ya dhamani ni nia iliyo nyuma yake na athari inayoachwa moyoni mwa mpokeaji. Kitabu kile kilinifundisha somo hilo kwa vitendo na tangu wakati huo nimekuwa nikijitahidi kutoa zawadi zenye maana kwa wengine badala ya kuangalia bei pekee. Zawadi zuri niliyowahi kupokea ilikuwa ijo kitabu na ninaamini kilijaa maneno ya hekma na upendo. Zawadi hiyo ilinifundisha kuwa maneno sahii yakitolewa kwa upendo yanaweza kuwa zawadi yenye nguvu kuliko vitu vyote vya kimwili.

Mziki ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu ni kitu ninachokipenda kwa hisia maana na uwezo wake wa kuunganisha watu Kwangu mziki si burudani tu, bali ni lugha ya roho inayoweza kueleza mambo ambayo maneno ya kawaida ushindwa haina ya mziki ninao upenda ni ile unaunguza hisia Unaoeba ujumbe na unaoendana na hali mbalibali za maisha Kwanza kabisa napenda mziki wenye ujumbe, mzito na wa maana. Mziki unaozungumzia maisha alisi, changamoto, matumaini na mapenzi uniguza sana. Ninapousikiliza ujisikia kama mtu anaelewa ninaachopitia. Maneno ya nyimbo kama hizo unifanya nitafakari, kujifunza na hata kujifarigi. Kwangu mziki mzuri ni ule unaobaki akilini hata baada ya wimbo kumalizika. Pia napenda sana mziki wa polepole na wakutuliza. Aina hii ya mziki unisaidia kupumzika baada ya siku ndefu au wakati ni napohitaji utulifu wa mawazo. Nyimbo za hala pekee kama piano au gitaa la taratibu. Unifanya nijisikie huru na mwenye amani mziki huu unisaidia kuzingatia mawazo yangu kusoma au hata kutafakari kimya kimya. Hata hivyo sipende mziki wa polepole pekee Napenda pia mziki wenye midundo ya kusisimua unaonipa nguvu na hamasa Wakati wa kufanya mazoezi kazi za nyumbani au ninapohitaji motisha Mimi usikiliza nyimbo zenye kasi na sauti zaenye nguvu. Mziki wa aina hii unifanya nijisikie mwenye nguvu, mwenye furaha na tayari kukabiliana na changamoto. Napenda pia mziki wa kitamaduni na wa hasili. Mziki huu unikumbusha mizizi, historia na utamaduni wa jamii mbali mbali. Ala za asili, sauti za kiasili na mitindo ya zamani unifanya niheshimu urithi kwa watu na tamaduni za mziki wakitamaduni unawezo wa kuunganisha kizazi cha zamani na cha sasa. Jambo linalonifutia sana sababu nyingine inayofanya nipende mziki ni uwezo wake wa kuambatana na hali za kihisia. Kuna nyimbo ambazo usikiliza ikiwa na furaha, uzuni, msongo wa mawazo au hata shukurani. Mziki hubadilika pamoja na hisia zangu na wakati mwingine unisaidia kuelewa hisia hizo vizuri zaidi. Ni kama rafiki anayekusikiliza bila kuhukumu. Zaidi ya kusikiliza napenda pia kujifunza kuhusu mziki. Mziki ufutiwa na jinsi, mimi ufutiwa na jinsi nyimbo zinavyo tungwa ala zinavyo chezwa na ujumbe unavyo wasilishwa. Hii unifanya niheshimu zaidi, juhudi na ubunifu wa wasanii. Ninapofamu mchakato wa utengenezaji wa mziki, mimi usikiliza kwa makini zaidi na kufurahia kwa kina. Pia napenda muziki kwa sababu, uleta watu pamoja. Iwe ni kuimba pamoja na marafiki, kusikiliza muziki katika hafla, au kushiriki matukio ya muziki. Mimi huona jinsi muziki unavyovunja, mipaka na kuleta watu pamoja. Mziki haubagui lugha, umri, hawa asili. Kila mtu anaweza kufurahia kwa njia zake. Hivyo basi ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku na kitu ambacho siwezi kukitenganisha na mimi ni napenda muziki sana. Muziki inafanya nijisikie hai kueleweka na kuunganishwa na dunia kwa njia ya kipekee.

Kati ya tishati na shati, mimi napendelea zaidi tishati. Ingawa ninadhamini na kutumia aina zote mbili kulingana na mazingira na mahitaji ya wakati husika. Uchaguzi wangu hutokana zaidi na faraja, urahisi na mtindo wa maisha wa kila siku. Tishati hunipa uhuru na hali ya kustarehe ambayo ninahisi inalingana zaidi na shughuli nyingi ninazofanya. Kwanza kabisa, napendelea tishati kwa sababu ya faraja zake. Mara nyingi hutengenezwa kwa pamba au vitamba laini vinavyo ruhusu hewa kupita vizuri. Hii hunifanya nijisikie huru na mtulivu Hasa katika hali ya hewa ya joto au ninapokuwa nafanya shughuli zinazohitaji muendo. Tishati yenye halibani mwili na halihitaji maandalizi mengi kulivaa hunifanya nijisikie huru zaidi. Tishati ni rahisi kutumia katika mazingira mbali mbali naweza kulivaa nyumbani, ninapotoka na marafiki, ninapofanya matembezi au ninapofanya kazi zisizo rasmi. Linaendelea vizuri, linaendana vizuri na suruari za aina nyingi kama jeans, kaptura na hata suruari za kitambaa chepesi urahisi huu hunifanya nione tishati kama vazi la kila siku linalofaa kwa nyakati nyingi Zaidi ya hayo, napenda tishati kwa sababu ya mutindo na ubunifu wake Kuna tishiati zenye rangi tofauti, michoro, maandishi au ujumbe maalumu. Kupitia tishati mtu anaweza kuonyesha ladha yake, hisia zake au hata msimamo wake kuhusu jambo fulani. Ninapenda kuva tishati linaloendana na hali ngumu ya siku hiyo au ujumbe ninaotaka kuwasilisha. Hata hivyo siwezi kusema kuwa sipendi shati. Shati lina nafasi yake maalumu hasa katika mazigira rasmi au pale ninapohitaji kuonekana nadhifu zaidi. Shati hunipa mwonekano wa heshima, umakini na utaalamu katika mikutano, sherhe au mazingira ya kazi rasmi. Shati huwa changuo bora zaidi. Pia napenda jinsi shati linavyoweza kumbadilisha mwonekano wa mtu na kumpa hadhi fulani. Licha ya hilo, shati mara nyingi huitaji matunzo zaidi kama kupigwa pasi na kuvaliwa kwa umakini. Wakati mwingine linaweza kuhisi kuwa ngumu au kuzuia uhuru wa mwili hasa katika hali ya joto. Hii ndiyo sababu tishati huonekana kuwa chaguo rahisi zaidi kwa maisha ya kila siku. Napendelea tishati kwa sababu linaendana na mtindo mtindo wa maisha ya kisasa unaohitaji urahisi na mwendo wa haraka. Katika dunia ya leo, ambako watu wanapendelea faraja bila kupoteza mtindo, tishati limekua vazi marufu kwa watu wa rika na taluma mbalimbali. Hivyo basi, mimi napendelea tishati zaidi kwa matumizi ya kawaida Inanipa faraja, urahisi na nafasi ya kujieleza kwa ubunifu Hata hivyo, ninaamini kuwa kuna tegemea mazingira na mtu kwenye mtindo mzuri na yule anayejua lini avae tishati na lini avae shati.